Kazi gani unayoidhamani zaidi? Naeza sema kwamba kazi ninayoidhamani zaidi ni kazi yangu ya kuhudumia watu hasaa pale ninapohisi mchango wangu. Unagusa maisha ya mtu mmoja kumoja. Kwangu mimi kazi siyo tu kitu cha kunipatia kipato. Hapana ni sehemu ya utambulisho wangu. Na namna ni navyotazama dunia. Kuna kazi unaweza kufanya ukachoka. Lakini bado uka amka kesho ukiwa na hamasa. Kwa sababu unajua ni kazi ina maana. Kwa hivyo ninaidhamani kazi kwa sababu. Nipa nafasi ya kusaidia, kusikiliza na wakati mwingine kuwa tumaini kwa mtu anayepitia wakati mgumu kuna siku mtu anakuja akiwa na hofu, maumivu ama mkanganyiko lakini kupitia kile ninachofanya anaondoka akiwa ametulia kidogo ama angalau anaelewa hali yake hilo peke yake linanifanya nijiskie kama kazi yangu inadhamani kubwa sana Pia Naidhamani kazi yangu kwa sababu imenijenga kama mtu imenifundisha subira, imenifundisha unyenyekevu, wakuheshimu watu bila kujali walikotoka, unapofanya kazi, inakutana na maisha halisi ya watu unaacha kuhukumu haraka, unaanza kuelewa kuwa kila mtu ana mzigo wake na mara nyingi, tabasamu, unalo ona juu juu halionyeshi mapambano ya ndani kwa hivo. Kuna nyakati kazi ngumu inakuwa, lakini kwa kweli kuna uchovu, kuna msongo, na kuna siku, unajiuliza moyoni kwa nini najisukuma hivi, lakini mara nyingi pia jibu huja kupitia matokeo madogo ile ya maana inaweza kuwa shukrani ya mtu ama kuona hali ikibadilika taratibu, hapo ndipo ninapo kumbuka kwa nini nilianza kazi hii pia naidhamani kwa sababu inanilazimisha kuendelea kujifunza dunia inabadilika, maarifa yanaongezeka na huwezi kubaki pale pale inanifanya nikue kila siku Sikitaaluma tu mbali ata kiakili na kihisia nimejifunza kukubali kuwa sikujui kila kitu lakini imenifanya niwe mtu bora zaidi Zaidi ya yote naeza sema naidhamani kwa sababu inanipa kusudi inanifanya nihisi kama na mchango katika dunia hii ata kama ni kwa kiwango kidogo kujua kuwa Kuna mtu amelala leo akiwa na amani kidogo kwa sababu ya kile nilichofanya Hilo kwangu halilipwi na pesa yoyote Kwa hivo naweza sema kazi ninayoidhamani zaidi ni ile inayogusa maisha ya watu Inanijenga kama binadamu na inanipa maana ya kuamka kila siku.

Je, unapenda paka ama mbwa. Ningesema ndiyo napenda mbwa sana sana kwa kweli kabisa. Kama nikiulizwa nichague kati ya paka na mbwa, sita sita hata sekunde moja kwa sababu mbwa huwa wamenishika moyo kabisa. Kuna kitu cha kipekee sana sana kuhusu mbwa ambacho. Sirahisi kukipata kwa mnyama mwingine. Kwanza kabisa, napenda mbwa kwa sababu ya uaminifu wao. Mbwa ni mnyama anayekupenda bila masharti, haijalishi umetoka kazi, umechoka, ama siku haijaenda vizuri. Mbwa ni mnyama ambe atakukaribisha kwa furaha. Ile ile kila siku. Ile wakati unafungua mlango na mbwa na kukimbilia, anatikisa mkia, anafurai kukuona. Inahisi kama kuna mtu anakujali kwa 30 bila kuuliza maswali. Pia napenda mbwa kwa sababu wanaelewa hisia za binadamu kuliko tunavyodhani Kuna wakati unaweza kuwa kimya tu, huongei, lakini mbwa anakuja anakaa karibu na wewe kama anajua tu, unahitaji kuwepo, hakuhukumu, hakuulizi swali, yupo tu Hilo ni jambo ambalo hunigusa sana, kuna utulivu fulani unaokuja ukiwa na mbwa karibu kuhusu masiha ya kila siku mbwa pia, hunifanya niwe mtu mchangamfu, mbwa anahitaji kutembea, anahitaji kucheza na kuangaliwa hivyo, hauna ile nafasi kukaa uvivu sana Inakulazimisha nitoke nje, nitembee, nipate hewa safi na pia kuna upande ulinzi na usalamu Mbwa ananipa ile hisia ya kuwa salama, hasa usiku, ama nikiwa pekee yangu Sio lazima hawe mkali, hata ule uwepo tu na ile tabiaya kusikia sauti mapema Inanipa amani akili, huwa najua siku pekee yangu na pia nilipokua mdogo pia nilikuwa na uzoefu mzuri na labda hilo ndilo lililo linafanya niwapende zaidi tulikuwa tunacheza nao tunakimbizana na walikua kama sehemu ya familia kwa hivo mbwa si mnyama tu ni rafiki ni mshikaji wangu wa kila siku sio kwamba nachukia paka hapana lakini kwa tabia yangu ya maisha yangu mbwa wanaendana vizuri na mimi napenda ule usiana wazi wakaribu na wakushirikiana kwa hivo kwa kifupi ningesema napenda mbwa sana kwa sana kwa sababu ya uaminifu wao upendo wao wadhati uwezo wao wakuelewa hisia na namna wanavyo kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Ningesema mimi binafsi napendelea sana mfumo wa android ni kwa sababu si ati ni watu wengi wanatumia bali kwa sababu ya uzoefu wangu mwenyewe wa kila siku nimewahi kutumia simu za mfumo tofauti lakini naeza sema android imenikaa kwa sababu inanipa uhuru mwingi wa kutumia simu yangu vile ninavyotaka bila kujiskia kama nimefungwa sana. Kwanza kabisa napenda Android kwa sababu ya urahisi wake na naweza kubadilisha mpangilio wa simu yangu kwa haraka kuanzia mandhari, ile fonti, hadi jinsi apps zinavyopangwa mimi pia ni mtu napenda simu iwe kama mimi, si kama kila mtu mwingine Android inanipa nafasi hiyo, kama nataka iwe simple kabisa ama iwe na vitu vingi niko huru kuchagua, pia kuna suala la apps napenda Android ina apps nyingi sana na nyingi zinapatikana bure ama kwa gharama nafuu kuna app ya kazi, burudani, za kujifunza kama Spotify, YouTube na hata za kuhariri picha na video. Mimi hutumia simu, si tu kupiga simu ama kuingia mtandaoni bali pia kufanya kazi ndogo ndogo na Android naweza sema inirahisishia hilo Kitu kingine kinachofanya nipende Android ni kwamba inapatikana kwenye simu za bei tofauti Si lazima niwe na pesa nyingi ili nipate simu nzuri hapana, kuna Android za bei ya chini zinazofanya kazi vizuri kabisa, hii inanifanya nijisikie kama kuwa mfumo huu unajumuisha kila mtu. Si watu wachache tu peke yake. Kwa upande wa battery pia Nawezasema Android imenisaidia kuna njia nyingi za kudhibiti matumizi ya battery kufungua apps ninazotumia sana ama kuweka simu kwenye hali ya kuokoa battery. Mimi sipendi simu ikizima ghafla nikiwa njiani ama kazini kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana kwaangu. Kwa jumla, nasema napendelea Android kwa sababu inanipa uhuru, inanipa urahisi, na inanipa dhamani ya pesa yangu Najisikia kama mimi ndiye ninayeendesha simu, sio simu inaniongoza kwa hivyo kila siku ninapotumia Android najisikia niko nyumbani ndiyo mana bila kusita Android ndio mfumo wa simu ninaopendelea zaidi.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Ningesema kwamba kuhusu dini jambo muhimu kwangu siyo tu taratibu ama sherehe bali ni maadili na utukufu wa maisha ya kila siku Mimi ninaona dini kama mwongozo wa jinsi ya kuishi maisha yenye maana siyo kitu cha kufuata kwa nguvu tu bali kuelewa Kwa mfano kunawa na wema kwa wengine kujaribu kuwa mtu mwaminifu kujaribu kuwa mtu muandalifu kusaidia wale wanaohitaji ni sehemu kubwa ya dini ambayo mimi ni muhimu sana kwangu Si lazima iwe ibada tu fulani ni jinsi inavyoshirikisha maisha yangu ya kila siku na maadili hayo Kwa hivo jambo lingine muhimu kwangu ni amani na utulivu wa ndani Kuna siku nyingi ambazo maisha inachangamoto ama migogoro ile ya kila siku Kwa hivo hapo ndipo maadili ya dini yanavyo nisaidia kuishi kwa amani na kushukulikia hali hizo kwa busara Kwa mfano kunawa na kuomba kutafakari kidogo ama hata kuzungumza na Mungu au kiyombe wajuu kunanisaidia kujenga utulivu huo hii nafanya ni kubali hali na kujaribu kuwa bora kila siku lakini pia dini ni muhimu kwangu kwa sababu inakuza heshima kwa wengine kila dini inafundisha heshima kwa binadamu inafundisha heshima kwa mazingira mimi naamini kwamba heshima hiyo tu sisi tu kwa ndugu ama familia bali kwa kila mtu anaye kutana naye hii inajenga jamii yenye mshikamano na watu wanaoweza kuishi kwa amani kwa kifupi ningesema kwamba jambo la dini ambayo ni muhimu kwangu Sitaratibu ama sherehe pekee bali ni maadili, bali ni amani ya ndani na heshima kwa wengine hii ndio msingi ninaoishi nao kila siku na nisehemu ya kila kitu ninachofanya iwe ni kazi, iwe ni kwenye familia ama iwe ni kwenye mahusiano yangu na wengine Kwa hivo, ikiwa dini haiwezi kunikuza ama kunisidia kukuza wa maadili ya msingi basi kwa upende wangu, dini haileti maana kamili.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Ningesema kwamba nikizungumuza kuhusu muda wangu wa bure huwa nautumia kwa njia kawaida sana bila presha nyingi za maisha nijue nimepata muda wako pumzika Kwanza kabisa napenda utulivu kuna wakati napenda kukaa kimia tu nikiwa peke yangu labda nimeshika simu au nimekaa bila hata kufanya chochote kile huo utulivu unisaidia kuondoa kelele za siku kuondoa kelele za kazi ama mawazo mengi yalio kwa kichwani, mara nyingi pia napata kwamba muda wangu wa bure hutumika sana na simu naingia kwenye mtandao kama whatsappu, nasoma ujumbe na angalia video fupi fupi Wakati mwingine naingia tiktok ama youtube, sio lazima iwe kitu cha maana sana mara nyingine tu ni kucheka tu uona vitu vya kawaida vina vyonifanya nipumzike ki akili Kuna siku pia napenda kusoma habari ndogo ndogo kujua kinachoendelea duniani Lakini sikupita kiasi hadi nijichoshe Pia napenda sana muziki Nikikaa kwangu peke yangu mara nyingi naweka muziki taratibu Labda wa zamani ama nyimbo zinazo ni kumbusha nyakati fulani maisha n muziki hnifanya ni tafakari, hunifanya n kumbuke mambo ya niliopitia na wakati mwingine hunipa panguvu mpya kuna wakati na imba kimoyo moyo ha hakuna mtu ananisikia ni mimi tu na mawazo yangu Pia kuna siku umuda wangu wa bure nautumia na wakati wangu wa karibu kuongea na rafiki kupiga story bila agenda kucheka mambo ya kawaida tu hata kama ni mazungumzo ya alsimu ama kukutana kidogo hiyo nasikia hua imenijenga sana mimi na amini kwamba muda wa bure sio lazima uwe peke yako kila wakati pia ni nafasi kujenga mahusiano wakati mwngine pia napenda kutembea si lazima iwe safari ndefu hata kutembea tu mtaani kuangalia watu magari ya napita maisha yanavyo endelea kutembea hunifanya nijisikie huru kidogo kama mawazo na punguza uzito Kwa ujumla mimi hutumia muda wangu wa bure kwa njia rahisi sana hakuna mipango mkubwa sana inasikiliza mwili na kusikiliza akili yangu inataka nini kwa wakati huo Kwa hivo wakati mwingine ni kupumzika, wakati mwingine ni kuongea, wakati mwingine ni kuwa peke yangu Kwa hivo huu ndio uzuri wa muda wangu wa bure kufanya kile ninacho kina cho nifanya nijisikie binadamu tena bila haraka, bila wasiwasi, bila presha.

Niambie kuhusu mfanya biyashara bora zaidi kuhusu mfanya biyashara bora nilijuwa ukweli mtu moja ananijia akilini kila wakati na ni mzuri sana kwa mfano, ni rafiki yangu wa karibu abaye nimeona jinsi avyo shugulika na biyashara yake kwa bidii na heshima siku ya kwanza nilipomuona akifanya biyashara nilishangazwa na namna anavyo asiliana na wateja wake Daima natabasamu, nasikilize kwa makini na hakuwa hikari kuharibu wa minifu wa mtu Hii li nifanya ni hisi kuwa biashara tuu si kuhusu kupata pesa Balipia kuhusu kuunda uhusiano na watu Kitu cha ajabu alichofanya kilinibamba sana siku moja kulikuwa na wateja ambao walikuwa na malipo ya kuchelewa na badala ya kuwa na asira Aliketi nao akaelewa hali yao na hata kuwa na msaada kidogo kwao Hii li nifanya nishangilie kweli Sijahi kuwa na mfanya biashara mwingine ambaye anaweza kuwa na moyo wa huruma na wakati huo huo kuwa na akili ya biashara yenye busara Kila wakati nikimtafakari na jifunza mengi kutoka kwake kwa mfano na jifunza umuhimu wa uvumilivu, umuhimu wa masiliano ya heshima na pia kubadilika na hali Ananifunza kuwa hata katika biashara yenye ushindani Ikiwa unafanya kila kitu kwa moyo mwema na kwa busara matokeo mazuri ya takuja na inahisi kushangaza jinsi anavyofanya biashara Situ kwa mba anapata faida bali, anaacha ala manzuri, kwa kila mtu anayekutana naye anaonyesha Kwa mba biashara ni zaidi ya pesa, ni kujenga heshima, ni kuunda uhusiano, ni kusaidia wengine pale unapoweza hili, lina nifanya nishangilie kila wakati, na kuniacha na moyo mzuri ni kijua kwa mba biashara inaiza kuwa chombo, kuboresha jamii, na maisha yangine Kwa hivyo, kama ningekuwa mfanya biyashara kama ye, ninge jitahidi kila siku kuwa mwaminifu, mkweli, na mwenye huruma Siotu kwawateja, bali pia kwa kila mtu ninayekutananaye katika maisha yangu.

Kifaa gani cha teknolojia uwezi kuishi pasipo? Ningesema kwamba kifaa ta tek cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo kwa ukweli kabisa ni simu yangu ya mkononi. Si kwa sababu tu ni kifacha kisasa Bali kwa sababu imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa jia nyingi sana. Kuna siku ni kijaribu kufikiria maisha bila simu Nahisi kama mtu ambaye hana kitu muhimu ama kitu muhimu kinakosekana kama vile umetoka nje bila vyatu, kwanza kabisa simu hunisaidia kwasiliana hili ni jabo kubwa sana kwangu kupiga simu kutuma ujumbe kama baruapepe ama kwenye mtandao ama hata kusikiliza sauti ya mtu nayemjali hunifanya nijisikie karibu na watu wangu hata kama tuko mbali kuna nyakati nimekuwa na simu kwangu na siku kwangu na siku ngumu lakini ujube mmoja tu ama simu fupi imenibadilishia kabisa hali ya moyo hapo dipo nilipogundua simu sio chuma tu nikiyungo cha mausiano pia naeza sema simu ni kama msaidizi wangu wa kila siku. Na amka nayo na lala nayo Naitumia kuangalia muda kueka alamu kuandika mawazo yangu. Hata kujukumbusha mabo madogo mandogo Nisiya sawa bila simu na jisikia kama siku yangu haina mpangilio vizuri. Inanisaidia ni jipange Hata kwa vitu vidogo ambavyo vinaonekana ni muhimu Lakini inaadhiri siku nzima. Kuna pia upande wa kujifunza Kupitia simu unasoma habari kwa mitandao wanazama natazama video na kujifunza kitu kipya ama hata kusikiliza mazungumzo yanao nifungua akili kuna mambo mengi nisingejua leo kama nisingekua na simu kwa hivo ninayona kama darasa ndogo inalobebeka mfukoni lakini siyo yote ni kazi simu pia hunipa burudani wakati mwingine ni kichoka naweza kuangalia video za kuchekesha kusikiliza muziki au kuzungumza na rafiki bila mpango maalum hii hunisaida kupumzisha akili. Si lazima kila wakati niwe mtu ambaye ako serious sana. Simu inanipa hiyo nafasi ya kupumua kidogo cha muhimu zaidi ni kwamba nimejifunza kutumia kwa kiasi. Najua kama nikizidisha inaweza kunichosha na kunitenga na watu waliopo karibu nami kwa hivyo, najitahidi kuwa na mipaka lakini bado siwezi kuikana nafasi yake ya mashani mwangu.

Niambie kuhusu harufu ninaipenda zaidi Ningisema kuhusu harufu ninaipenda zaidi kwa kweli kuna harufu moja inao nivutia kila wakati na ni harufu ya mikate mpya iliotolewa motoni Kila mala ninapo oja ama kusikia harufu hiyo Inanikumbusha nyumba ya bibi yangu nilipokuwa mdogo Bibia likuwa akitengeneza mikate au chapati kila asubuhi na harufu ya unga ikuipikwa ukijumulisha na joto la tanuri Ilitufanya wote tujisike nyumbani, salama na wenye furaha Kila wakati ninapopata harufu hiyo sasa Nahisi, aina ya amani, na furaha ndogo, ndani ya moyo wangu ni kama nilipokuwa mdogo tena, nikiwa jikoni, ni kisubiri mikate kipikwe na kuonja kwanza kabla wengine hiyo arufu inanikumbusha urafiki wa familia, ushirikiano na nyakati za furaha ambazo hazipimiki kwa pesa wala mali sio chakula pekee, pia kuna harufu ya mvua inayangukia kwenye udogu kavu Hii pia ni harufu ninaoipenda sana Kwa sababu inanikumbusha vile tulivyo kuwa tukcheza nje wakati mvua inaponyesha maji yakigusa nywele zetu na miguuu yetu na hewa ikiwasafi sana harufu hiyo inanikumbusha uhuru na furaha ya watoto muda usio na wasiwasi na maisha yaliyo rahisi na mazuri Kwa kweli ningesama kwamba kila mara ninapopata harufu iinaopenda nahisi msisimuko kidogo na hii si mtu mwenye furaha na na hii si mtu mwenye kumukumbo nzuri ni harufu zinazo ni jengea hisia hazihesabiwi kwa pesa lakini huchangia sana hisia zangu za furaha huchangia hisia zangu za utulivu na kushukuru maisha hii ndio sababu kila harufu Inayipenda ina thamani kubwa kwangu na mara nyingi napenda kuchukua muda kidogo Kuifikiria, kuirekebisha ndani ya kumbukumbu yangu na kufurahia hisia za furaha ndogondogo zinazo letwa nayo.

Je, umewahi kuona bahari Ningesema ndiyo, nimewahi kuona bahari kule Mombasa jiji la Kenya na kwa kweli ni moja ya uzoefu ambao Siwezi kusahau kiraisi Mara kwanza nilipoenda bahari Nilisimama kidogo tuu, nikitazama mbele kama mtu aliopoteza maneno, maji yalikuwa yanaenea mbali sana, hadi macho hayakuweza kuona mwisho wake na hiyo, ili nifanya nijisikie mdogo sana, mbele ya maumbile Nakumbuka vizuri sauti ya mawimbi, ile sauti ya maji yakiomo ufukuwe pole pole, halafu inarudi tena Ilileta utulivu fulani ndani yangu ni kama akili yangu ilisimama kwa muda, mawazo yakapungua, nikabaki tu nikisikiliza bahari Hata hewa ilikuwa tofauti, ilikuwa safi, enye harufu ya chumwe kidogo na ili nifanya nipumuwe kwa kina bila hata kujua Nilipokuwa mombasa na kumbuka nilipenda sana kutembea ufukuweni migu yangu, ikiguza mchanga, maji yakinipiga kwenye vifundo vya miguu Kulikuwa na furaha rahisi sana hapo Hakukua na haraka, hakuna kelele nyingi za mji, ilikuwa mimi, ilikuwa mimi na bahari na mawimbi pekee yake Wakati huo nilijisikia huru sana kama vila maisha hayakuwa na uzito mwingi pia bahari naeza sema ilinifanya ni tafakari maisha ukitazama bahari, unaona inakuja, unaona inaondoka, bila kuchoka, bila kulalamika inanifundisha uvumilivu na subira Nilikaa pale nikijambia kama bahari naeza kutulivu leo na kesho Iwe na mawimbi makubwa, basi hata maisha yangu yanaeza kubadilika na bado niendele kusonga mbele hadi leo nikifikiria Mombasa na bahari yake nahisi mtu mwenye furaha na utulivu fulani ni mahali ambapo ningependa kurudi tena si kwasababu ya picha ama matembezi tu, bali kwa sababu ya ile hisia ya ndani niliopata bahari, ilinifanya nijisikie hai, ilinifanya nijisikie huru, ilinifanya nijisikie mtu mwenye shukrani sana kwa uzuri wa dunia. Kwa hivyo bahari, naeza sema ilikuwa na utulivu fulani ambao ningeteka kurudi tena na tena, ili neweze kulipitia.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Ningesema kwamba kuhusu lengo langu la muda mrefu kazini. Kwa kweli ni jambo ambalo kila mara linanifanya nifanye kazi kwa bidii na kuzingatia kila hatua ninayochukua. Mimi binafsi lengo langu la muda mrefu ni kufikia nafasi ya kuongoza kikundi ama timu ya wataalamu. Si kwa sababu ya heshima tu bali kwa sababu nataka kuwa na uwezo wa kuadhiri maamuzi makubwa, kusaidia watu wanaofanya kazi chini yangu na kuboresha mfumo mzima wa kazi. Nataka kuona kila mtu anakuwa na nafasi ya kujua, anakuwa na nafasi ya kujifunza, anakuwa na nafasi ya kushirikiana bila hofu huku kazi ikifanyika kwa ufanisi na kwa furaha. Kwa upande mwingine, lengo langu la muda mrefu ni pia kujenga ujuzi wa kipekee siku zote na kujitahidi kujifunza zaidi, kuwa mtaalam katika fani zangu na kufahamu mabadiliko yote ya kiteknolojia na kitaalamu. Kwa mfano najifunza kila siku kutoka kwa wenzangu mitandao ya kitaalamu na hata changamoto za kazi. Najua kuwa kujenga ujuzi huu kunanipa nafasi ya kuwa kiongozi bora baadaye Lakini pia kunanifanya nifanye kazi yangu ya sasa kwa ubora zaidi. Ningesema kwamba kila wakati nikipanga lengo hili napenda kulifikiria kama mradi mkubwa unaoendelea hatua kwa hatua. Sio kila kitu kinatokea haraka hapana Najua itahitaji uvumilivu, najua itahitaji bidii na kile lakini kila hatua ndogo ninayopiga inanikaribisha zaidi kwenye lango kwenye lengo langu. Hii inanifanya nijisikie kuwa kazi yangu siyo tu kufanya kila siku bali ni kuwekeza kwenye siku zijazo. Kwa kifupi naweza sema kwamba lengo langu na muda mrefu kazini ni kufikia nafasi ya ungozi yenye athari chanya kuboresha ujuzi wangu wa kitaalamu na kuhakikisha kuwa kila mtu anapata fursa ya kushirikiana na kushirikishwa Hii ndiyo inayonipa msukumo kila siku kumka na kwenda kazini kwa shauku kujua kwamba kila jambo ndogo ninalolifanya lina mchango mkubwa kwenye lengo langu la muda mrefu.

Je umawahi kufanya yoga Ningisema kwamba ndiyo nimewahi kufanya yoga na kwa kweli ni uzoefu ambao umenigusa kwa namna fulani Nilipoanza nakumbuka nilikuwa na shaka kidogo Kwa sababu niliwaza hii takua rahisi ama itakuwa ngumu sana Lakini maratu nilipoanza kufanya mazoezi ya kupumua na nafasi tofauti za yoga Nilijisikia nafsi yangu ikipumzika na akili yangu ikiwa tulivu Kuna aina amani ya ndani ambayo huja huja bila wewe kutarajia, ikiongezo umakini na nguvu kidogo za mwili Nina kumbuka siku moja nilikuwa ni mechoka sana kutokana na kazi nyingi na stress ya kila siku Nilipofika kwenye darasa la yoga na kuanza kufanya mazoezi ya kupumua na mwendo wa mwili Nilihisi kama mzigo mzito uliondolewa kutoka kichwani mwangu na hata mgongowangu hisia hiyo ya utulivu haikuwa tu kwa mwili bali pia kwa akili na hapo ndipo nilipoanza kuelewa kwanini watuwengi wanapenda yoga siyo tu mazoezi ya mwili, bali ni mazoezi ya akili na nafsi pia Nige sema piko kwamba yoga ilinifundisha uvumilivu na kujitolea Sikila nafasi ya yoga inaweza kufanikisho mara ya kwanza Wakati mwingine unajaribu kukaa au kushikana nafasi fulani na mwili wako hauko tayari Lakini unapojaribu pole pole kwa uvumilivu na nidhamu kidogo unapata mafanikio na hiyo inakufundisha kwamba kwenye maisha pia hatua ndogo na uvumilivu vitakupeleka mbali. Kwa hivo kwa kifupi ningesama kwa kufanya yoga kwa kweli kumenifundisha kuzingatia pumzi zangu, kuhishi kwa utulivu na kushugulikia changamoto kwa utulivu. Ni uzoefu ambao kila mara ni napokumbuka, unalifanya nijisikie vizuri na mara nyingine napenda kuanza siku yangu na mazoezi madogo ya yoga ili akili na mwili wangu uwe tayari kuchanga moto zangu za kila siku. Kwa hivo, yoga ni jambo ambalo hua nalifanya kwa kila siku kwa ajili ya kutuliza na nafasi yangu, kutuliza akili na kujifanya nisikie kama mwenye starehe kidogo ama starehe fulani.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa Ningesema kwamba kwa kweli, nijiulize kama napenda kusimamia ama kusimamiwa Ningesema napenda mchanganyiko wa yote mawili Lakini nikilazimika kuchagua, naona napendelea zaidi kusimamia hasa pale, ninapopewa nafasi ya kufanya hivyo kwa njia ya haki na kibinadamu Ninapokuwa, ninasimamiwa sina shida kabisa mradi yule, anayenisimamia, anaelewa kazi, anaeshimu watu na anajua kuwasiliana vizuri mimi ni mtu ninaependa kujifunza kwa hiyo nikiwa chini ya mtu mzuri najifunza mengi sana kuna wakati kusimamiwa, kuna nisaidia nijipange nijirekebishe na kuona mambo kutoka upande mwingine lakini tatizo ni linalokuja pale usimamizi unakuwa wa amri tuu bila maelewano, usimamizi bila kusikilizana hapo ndipo najisikia kama nimefungwa kama mawazo yangu hayana nafasi lakini ninapofikiria kusimamia hapo ndipo najiona zaidi Napenda kusimamia kwa sababu napenda kuona watu wakikuwa Sipendi kusimamia kwa vitisho ama kwa sauti kubwa hapana Mimi na amini usimamizi mzuri, ni ule wakusikiliza, ni ule wakuelekeza, na ni ule wakusaidia Nikiona mtu anapata shida kazini, siwezi kumhukumu haraka hapana Napenda kwanza kuelewa, niaje tatizo ni nini, natuangalia suluhisho pamoja hiyo inanipa kurithika sana Kwa hisia fulani mzuri, unaposaidia mtu afanye kazi yake mzuri na mwishowe mfanikiwe pamoja unajisikia kama sehemu ya safari ya mtu si kama busi tu bali pia kusimamia kuna nifundisha uwajibikaji unajua kuwa kiongozi makosa ya timu ni pia jukumu lako kwa hivyo hilo huwa linanifanya niwe makini zaidi na mwenye subira kwa hivyo ningesema kwa ufupi kwamba naweza kusimamiwa sina tatizo lakini moyo wangu uko zaidi kwenye kusimamia kwa njia ya haki kusimamia kwa njia ya heshima na kusimamia kwa njia ya maelewano Kwa hivyo napenda mazingira ambayo, kila mtu anahisi ana thamani, anasikilizwa na anafanya kazi kwa moyo.

Unapenda kutembea wapi? Ningesema kwamba mimi napenda kutembea mahali palipo tulivu. Sio lazima pawe pazuri sana au pa gharama kubwa. Mradi tu pananipa nafasi ya kupumua na kuwaza. Mara nyingi napenda kutembea mtaani karibu na ninapoishi hasaa asubuhi mapema ama jioni jua linapokuwa linazama. Wakati huo hakuna kelele nyingi, watu ni wachache na mazingira yanakuwa na utilivu fulani unaonikuza sana. Ninapokuwa natembea mtaani napenda kuangalia maisha inavyoendelea kawaida kabisa kuona watu wakifungua maduka, kuona watoto wakicheza au watu wakirudi nyumbani baada ya kazi. Vitu hivyo vidogo vidogo hunifanya nijisikie kama sehemu ya jamii, kama niko hai kwa kweli wakati mwingine, natembea bila hata muziki, nasikiliza sauti za mazingira tu ndege, magari kwa umbali, na watu wakizungumza. Hiyo hunisadia kupunguza mawazo mengi, yaliyokuwa kichwani. Pia napenda sana kutembea sehemu zenye miti ama kijani, hata kama ni bustani ndogo tu, kuna kitu kuhusu miti, na hewa safi. Kinachonitulia moyo, nikitembea sehemu kama hiyo najikuta nikivuta pumzi ndefu bila hata kujilazimisha mwili na akili vinakuwa vinashirikiana vizuri na hapo ndipo mawazo yanakuwa safi na wakati mwingine napata majibu ya mambo ambayo yalikuwa yakinisumbua kwenye kuna nyakati nyingine pia napenda kutembea peke yangu bila mtu huo ni muda wangu wa kujizungumza kimoyo moyo nafikiria maisha, mipango yangu au hata nakumbuka mambo ya zamani. Kutembea peke yangu hunisaidia nijielewe zaidi lakini kuna siku pia napenda kutembea na mtu wa karibu tukizungumza pole pole bila haraka. Mazungumzo yanakua mazito kidogo ya maana kwa sababu hakuna pressure ya muda. Kwa jumla mimi napenda kutembea mahali popote penye amani na nafasi ya mawazo. Sitembei kwa ajili ya kufika haraka hapana, natembea kwa ajili ya safari yenyewe kwangu kutembea sio muendo wa miguu ni njia ya kupumzisha akili, kuunganisha mawazo na kujirudisha kwenye hali ya kawaida ya maisha.

Unatumia muda gani mtandaoni Kwa siku ningesema kwamba kuhusu muda ninaotumia mtandaoni Kwa kweli ni mchanganyiko kidogo wa kazi, burudani na mawasiliano. Kwa kila siku ningesema kwamba napanga muda wangu kidogo. Sio kuingia mtandaoni bila mpangilio hapana Kwa sababu ninaona ni rahisi kupoteza muda kwa urahisi Kwa kawaida ningesema kwamba natumia takribani masaa matatu ama matano Lakini sio kuendelea hivo hapana baadhi ya wakati ni kwa kazi, kama kusoma barua pepe, kufanya utafiti, au kushughulikia miradi yangu ya kazi. Kwa upande wa burudani, napenda kuangalia mitandao ya kijamii kidogo, kutazama video fupi, au kusoma habari. Hii, inaniweka kikamilifu kwenye dunia sasa, lakini kwa wakati mmoja pia, ninajaribu kuzingatia muda usiozidi, ili nisipoteze muda mwingi ambao, ungekua muhimu kufanya kazi ama kupumzika pia na penda kutumia mtandao kuwasiliana na marafiki na familia kwa sababu mara nyingi mtandao ni njia rahisi ya kudumisha uhusiano hasa pale hatuwezi kukutana ana kwa ana pia kila wakati ninapokuwa mtandaoni najitahidi kuthibiti muda na mauthui ninaoshirikisha au kuyatumia. Si rahisi kila mara kwa sababu kuna kitu kipya kila wakati lakini ninajitahidi kwa makini ili usio na maana usipite wakati muhimu hii inaniweka mtulivu na kunifanya nijisikie kuwa bado nipo penye uthibiti wa maisha yangu hivo mtandao ukiwa unasimamia mimi kwa hivyo kwa kifupi ningesema kwamba muda wangu mtandaoni ni mchanganyiko wa kazi, burudani na mawasiliano na kila wakati najitahidi kuwa makini ili nisipoteze muda nafurahi pale napokuwa mtandaoni lakini pia ninajua ni muhimu kuchukua mapumziko na kuishi maisha nje ya skrini Kwani ni sehemu ya kudumisha usawa na furaha ya ukweli.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii. Kuhusu maendeleo ninayopenda kuona katika jamii ningesema kwamba mimi binafsi napenda kuona maendeleo yanayogusa maisha kila mtu kwa urahisi na usawa kwa mfano. Napenda kuona jamii yenye elimu bora ambapo kila mtoto ana nafasi sawa ya kuenda shule, kujifunza na kufikia ndoto zake bila kizuizi cha rasilimali au mazingira. Napenda kwa pia kuona jamii yenye afya bora, ambapo hospitali na huduma za afya ziko karibu, na kila mtu anaeza kupata matibabu bora bila kujali hali yake kifedha. Pengine jambo lingine ambalo napenda kuona ni ushirikiano na mshikamano wa kijamii, nilipokuwa mdogo nakumbuka niliona jinsi jamii ilivyokuwa ikisaidiana pale watu walipokuwa na shida. Na hiyo inanivutia sana. Ningependa kuna jamii, ikiboresha mshikamano huu, watu wakisaidiana kwa heshima bila ubaguzi na kushirikiana kufanikisha maendeleo ya pamoja. Hii ingeunda mazingira ambapo kila mtu anaweza kuishi kwa amani, kila mtu anaishi kwa furaha na usalama. Aidha ningependa kuona maendeleo katika mazingira ya teknolojia Sio tu kuwa na majengo makubwa au mitaa safi Bali pia teknolojia inayorahisisha maisha ya kila siku kama usafiri, mawasiliano na ufikiaji wa taarifa Hii inanisaidia watu wengi kufanya kazi zao kwa urahisi na kufanikisha maisha yao ya kila siku Kwa kifupi ningesema kwamba maendeleo yanayowapenda kuona katika jamii ni yale yanayohusisha elimu, afya, mshikamano, usawa na teknolojia Kila wakati nikiangaila jamii Napenda kuona kila mtu akipata nafasi ya kuishi vizuri kufanikisha ndoto zake na kushirikiana na wengine Kwa amani Kwa kweli ningesema kwamba jamii yenye maendeleo haya ni jamii ambayo kila mtu ana furaha na hiyo ndiyo jamii ninaopenda kuiona.

Je, unatumia video kwa mawasiliano. Ningesema ndiyo, mimi binafsi napenda kutumia video kwa mwasiliano. Na kwa kweli, imekuwa sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Sio tu kwamba, ni njia rahisi ya kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali, bali pia ni njia nzuri ya kuonana uso na hisia za mtu unaezungumuza nae. Kwa mfano, kuna siku nilipokua na familia yangu mkwani na video call ilinisaidia kuona tabasamu zao jinsi walivyo kula au hata kucheka pamoja na mimi hii ilinifanya nijisikie kama nipo karibu nao hata kama tumetenganishwa na umbali mkubwa haidha napenda kutumia video kwa kazi pia mara nyingi mazungumzo ya kikazi yanapokuwa na video ufanya mazungumzo kuwe ya uwekaji wa wazi zaidi unaona alama za uso, ishara za mkono na hisia zinazofanya mazungumzo kuwa rahisi kueleweka Hii inaniweka kwenye hali ya kuzingatia kila kitu na kufanya maamuzi bora zaidi Pengine jambo la ajabu ni jinsi video inavyoweza kuongeza uhusiano wa kibinafsi Mara nyingine watu wanapokuwa mtandaoni kwa sauti pekee hujisikii karibu sana Lakini video inakufanya ujisikie kama mtu kweli mbele yako na hiyo inafanya mazungumzo kwa ya asili na enye furaha Kwa kweli ngesema kwamba mara nyingi baada ya video ni shauri kuwa na hisia nzuri, furaha ndogo na utulivu tu. Kwa kifupi mimi napenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu inakuunganisha na watu, inafanya mazungumzo kwa ya asili na huongeza furaha na usiano. Kwa kweli ngesama kwamba video sio tu teknolojia bali ni chombo cha kuhudumisha uhusiano na hisia nzuri katika maisha ya kila mtu.

Lugha gani ungependa kujifunza? Kuhusu kujifunza lugha, mi binafsi ningependa kujifunza lugha kijerumani. Kwa kweli nilianza kufikiria kuhusu kijerumani baada kusikia marafiki na wenzangu, wakiuliza kuhusu kazi na safari zao. Na niligundua kwamba lugha hii ina mvuto mkubwa na ni ya kihistoria sana. Pia kijerumani ni lugha ya biashara na teknolojia. Naa, ninapenda wazo, lakuwa na uwezo, wa kuwasiliana na watu kutoka Ujerumani na mataifa mengine, yanaozungumza kijerumani kwa urahisi kama Austria kwa mfano Ninakumbuka siku moja, nilisoma hadithi fupi kwa kijerumani na ingawa sikuewelewa kila neno, nilihisi furaha kubwa kuona jinsi, maneno, yalivo shikamana na kuweleweka kidogo kidogo Hapo, dipo, nilipohisi kuwa kujifunza lugha hii Kutanifungua milango mingi sana sio tu kwa kazi bali pia kutamaduni, historia na maisha ya kila siku ya watu pia kujifunza kijerumani kwanifundisha uvumilivu na nidhamu si rahisi kukumbuka maneno mapya miundo ya sentensi na matamshi lakini kila wakati ninapofanikisha sehemu ndogo ya maneno ama sentensi nahisi mtu aliyeridhika sana na hiyo inanifanya nishugulikie kujifunza kwa shauku ni hisia ya furaha kidogo lakini ni hisia ya kweli Kwa kifupi ningesema kwamba ningependa kujifunza kijerumani kwa sababu inatofautisha, inapanua mtazamo wangu na inafundisha uvumilivu Pia kila wakati inapojaribu maneno mapya au kuzungumza sentensi rahisi Nahisi kwamba ninaongeza kipande kidogo cha ujuzi na furaha katika maisha yangu ya kila siku Kwa hivo kwa kweli ningesema kwamba kujifunza lugha mpya ya kijerumani ni changamoto lakini pia nifuraha isiona kifani Kwa hivo kwangu ningesema kwamba lugha ninaopenda kujifunza ni lugha kijerumani ile niweze kwasiliana na watu wanaojua kijerumani Kwa sababu unaona ni kama ni lu lugha ambayo inafurahisha kuitumia kwa mazungumzo.

Kitendo gani ch wema umewahi kufanya? Ningisema kwa kuhusu kiteno cha wema nilichosahi kufanya na kumbuka maramoja nilepokwani kutembea sokoni na nikona mzee mmoja akibeba mzigo yake kubwa na konekana kosa nguvu. Bila kufikiria sana nilimsogelea nika msaida kubeba mzigo hadipale alipofika nyumbani kwa ke. Hii hapo nilihisi aina fulani ya furaha ndogo na tulivu kwa sababu nilijua kuwa kitendo changu kilimurahisishia maisha kwa muda huo. Aidha kilikuwa kitendo kidogo, si kitu kikubwa lakini nilichifunza kwamba mara nyingine, wema hawitaji kuwa jambo kubwa au laki istoria mara nyingi, ni vitendo vidogo tu ya kila siku vina vyoweza kubadilisha hali ya mtu mwingine. Kwa mfano mzee huyo alionekana alirithika sana, aka taba samu na kusema asante kwa moyo wake wote na hiyo, taba samu yake ilikuwa kama thawabu yangu binafsi. Pengine kilicho kizuri zaidi, kitendo hiki kilinifundisha uvumilivu na kutambua mahitaji ya wengine. Mara nyingine, tunashugulika na maisha yetu, nishughuli nyingi, lakini kushughulika na wema kidogo kuna fundisha kuwa. Tunapaswa kutambua hali za wengine na kusaidia pale inapowezekana, hata kama ni jambo ndogo. Kwa kifupi nigesama kwamba, kitendo cha wema nilichofanya, kilinefanya nijisikie furaha na kurithika. Na pia kikili nifundisha thamani ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo yote. Kwa kweli ningesema kwamba, wema ni kitu cha thamani kubwa. Na mara nyingine, kitendo kidogo kinaweza kuleta mabadilki makubwa kwa mtu mwingine na hata kwetu wenye. Kwa hivyo, kitendo chema ambacho kimeishi kichoni muangu ni kile ambacho nilisaidia. Yule mzee, kubeba mzigo ke mzito na kaonekana mwenye thamani na kutabasamu kusaidizi wangu. Ni li furahit sana, huyo mzee alifurahifurahi sana pia.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Ningesema kwamba mimi kwa kawaida ninapowatia moyo wenzangu sianza na maneno makubwa ama hutuba ndefu, mara nyingi huwa naanza na kusikiliza. Nimegundua kuwa watu wengi wanahitaji tu mtu wa kusikiliza bila kwanza kabla kuambiwa wafanye nini? Nikimuona mwenzangu anaonekana amechoka, amevunjika moyo, namkaribia pole pole namuuliza anaendelea aje, halafu namuwachia aseme yaliyo moyoni mwake. Hiyo pekee yake mara nyingi inamfanya ajisikie mwenye nafuu kidogo Pia napenda sana kutoa maneno ya kutambua juhudi kama kama kuna mtu amefanya kazi nzuri hata kama ni kazi ndogo Humwambia wazi wazi na aweze kusema wafanya kazi vizuri hapa. Na nimeona ulivyo hangaika na imenivutia. Kwa hivyo maneno haya madogo huwa naona ni kama yana nguvu kubwa kuliko tunavyodhani mimi mwenyewe nimewahi kutiwa moyo kwa maneno kama hayo na najua yanasaidia kujenga kujiamini Kuna nyakati pia nawapa moyo kwa mfano watu wangu wenyewe nikijua kazi ni ngumu au mazingira ni magumu najitahidi kuonyesha kuwa bado naweza kusimama kufanya kazi yangu na kutochoka moyo. Sio kwa kujionyesha bali kwa kuonyesha kwamba hata katika hali ngumu bado kuna njia ya kusonga mbele wengine wakiona hilo wanapata nguvu ya kuendelea pia, Wakati mwingine huwatia moyo kwa kuwachekesha kidogo maisha yakizidi kuwa mazito, utani mdogo au tabasamu vinaweza kubadilisha hali kabisa. Nimeona mara nyingi tukicheka kitodo hata kazi ngumu inaonekana nyepesi na watu wanarudi kazini wakiwa na moyo mzuri. Ningesema kwamba mimi huwatia moyo wenzangu kwa kusikiliza kudhamani juhudi zao, kuwa mfano mzuri na kuleta hali ya utu na ucheshi pale inapofaa ninaamini kuwa moyo wa mtu unapojengwa hata kazi ngumu huwa rahisi na watu huanza kujiamini zaidi na kusonga mbele pamoja.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Ningesema kwamba kuhusu mafanikio niliyoyapata kazini. Kwa kweli nimepata mengi madogo madogo. Lakini kila moja limekuwa la maana kubwa kwangu. Kwanza kabisa nimefanikiwa kukamilisha miradi muhimu kwa wakati. Kwa mfano kuna mradi fulani nililoshiriki ambao ulikuwa na changamoto nyingi. Na mara nyingine nilihisi kutaja msaada mkubwa. Lakini kwa nidhamu, kwa uvumilivu na kushirikiana na wenzangu. Tulikamilisha mradi huo kwa mafanikio hisia za furaha baada kuwa na matokeo mazuri zilikuwa za kipekee na nikajisikia kupewa thawabu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii Pengine jambo jingine ni kwamba nimepata kutambuliwa kwa ubora wa kazi yangu mwenzangu na wakubwa kazini walinipa pongezi kwa kazi niliyofanya kwa umakini na ubunifu. Hii ilinifundisha kuwa mara nyingine uvumilivu na kufanya kila jambo kwa moyo huleta matokeo mazuri. Si tu kwamba nilipata pongezi bali pia nilijisikia kurithika kwa kuona jinsi kazi yangu ilivyosaidia timu na kampuni kwa jumla. Aidha nimejifunza pia kushughulikia changamoto Kwa ustadi kuna wakati nilikabiliana na tatizo kubwa kazini na nilihitaji kuzingatia suluhisho la haraka na lenye busara. Nilijifunza kuwa mafanikio si tu matokeo bali pia ni njia unaoshughulikia changamoto. Hili lilinisaidia kila siku kuwa mtaalamu bora na kuwa na ujasiri zaidi katika kazi zangu zinazofuata Kwa kifupi ningesema kwamba mafanikio niliyoyapata kazini ni kukamilisha miradi kwa ubora kutambuliwa kwa kazi nzuri na kushughulikia changamoto kwa busara Kila mafanikio mandogo au makubwa yamenifanya nijisikie furaha, nijisikie mwenye kuridhika na kuendelea kuwa na msukumo wa kufanya kazi kwa bidii zaidi kila siku Kwa kweli, mafanikio haya, hayajapimika kwa pesa au heshima pekee bali kwa uwezo wa kuadhiri kwa njia ya chanya kazi, wenzangu na jamii ya kazi.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani Ningesema ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani na kwa kweli, imenifaa sana kwa mwaisha yangu ya sasa kazi za nyumbani, inanipa uhuru fulani wa kupanga siku yangu kwanjia, inayo nifaa na weza kwa amka, nijitarishe pole pole bila presha kukimizana na usafiri au ufoleni Halafu, nianze kazi nikio tayari kia kili Hilo peke li na nisaidia kuwanza siku nikio na utulivu na kili ilioazi kufanya kazi nyumbani pia kuna nisaidia kuzingatia kazi vizuri zaidi. Niko peke yangu au kwenye mazingira, matulivu, ninaweza kuketi chini, nikaweka malengo yangu ya siku na kuyatekeleza bila kelele nyingi au usumbufu wa mara kwa mara. Kuna wakati nikifanya kazi ofisini, watu wanakuja na kondoka simu zinaita au kuna mazungumza yasioisha nyumbani, mimi ndiye napanga mazingira yangu na hilo linongeza tija kubwa sana. Pia kuna upande wa kibinadamu unanifanya nipende kazi za nyumbani na weza kupumzika kidogo nikichoka kunywa yangu kwa amani au hata kusimama kunyosha mwili bila kuhisi kama ninaangaliwa. Hii inanisaidia kulinda afya yangu ya kimwili, najisikia kama bado, nafanya kazi kwa bidii, Lakini pia najiheshimu na kuhupa mwili wangu na fasi ya kupumua Hata hivyo nawezasema kwa kazi ya nyumbani inanifundisha nidhamu Hakuna mtu ane nisimamia moja kwa moja Kwa hiyo lazima njisimamia mwenyewe Lazima nijue muda wa kufanya kazi na muda wa kupumzika Nilipoanza haikuwa rahisi lakini kadri muda ulivyoenda Nilijifunza kupangaratiba na kujisimamia vizuri zaidi Kwa kifupi ningesama kuma napenda kazi Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa uhuru kazi nyumbani inanipa utulivu na nafasi ya kujisimamia nifanya nijisikia nimeaminiwa Nimepangwa na niko sawa kiakili Kwangu mimi kazi ya nyumbani siyo uvivu Bali ninjia tofauti kufanya kazi kwa umakini na ufanisi zaidi Kwa hivyo napenda sana kufanya kazi nyumbani Kwa sababu inanipa uhuru fulani Wakupanga siku yangu kwa jia Inaonifaa kabisa.

Una unahimizaji ushirikiano katika timu, ningependa kusema kwamba kuhusu jinsi ni navyo himiza ushirikiano katika timu Mimi binafsi napenda kuanza kwa kueka mawasiliano wazi kati yangu na wenzangu Kwa mfano mara zote nikiwa na timu, na jitahidi, kwa kikisha kila mtu na elewa majukumu yake malengo, ya mradi, na muda, wa kila hatua inanisaidia kuepuka, kuchangajikiwa, na hofu za kutaelewana aidha mimi huwa nasikiliza mawazo na mwapendekezo wa kila mtu na naamini kuwa kila moja anakitu cha kipekee cha kuleta kwenye timu na mara nyingi mawazo madogo yanao dhaniwa kuwa hayana maana huwa na manufaa kubwa kwa hivyo ni nahimiza wenzangu kushiriki mawazo yao bila uoga na mara nyingine hata kumpa nafasi ya kueleza changamoto wanazo kabiliana nazo hii inasaidia kujenga mazingira ya kuaminiana na mshikamano wa kweli ndani ya timu Pengine jingine ambalo napenda kufanya ni kushukuru na kutambua jitihada za wenzangu Mara nyingi baadhi ya kazi zinazofanywa ndani ya timu huwa za kuona Lakini pale inapo shuhudia mta kufanya kazi kwa bidii na sisitiza pongezi kidogo maneno ya motisha au hata kumushukuru mbele ya timu mzima Hii huongeza morali na kuifanya timu ifanye kazi kwa furaha zaidi na kwa mshikamano Ningesema kwamba kwa kifupi ninahimiza ushirikiano katika timu kwa mawasiliano kwa kufanya mawasiliano wazi kwa kusikiliza kila mmoja na kushukuru jitihada na fikiri kila timu yenye mafanikio makubwa inaongozo na mtu anayejua kusisitiza mshikamano, kusisitiza motisha na kuelewa kila moja Kwa kweli pale wenzangu wanapo shirikiana kwa kweli kazi inafanyika kwa urahisi, furaha na kwa matokeo bora Kwa hivyo ni hiyo na hiyo ni hisia nzuri sana kuyona kila siku Kwa hivyo ningesama kwamba napenda kuanza kwa kuweka mawasiliano wazi na kuwasikiliza na kusikiliza mawazo na mpendekezo ya kila mtu.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Naeza sema hapana, mimi sipendi kweka picha zangu mtandaoni mara nyingi kwa sababu napenda sana ubinafsi wangu ama ile privacy. Sio kwamba ninajambo la kuficha hapana. Ni tu kwamba ninaamini si kila kitu kuhusu maisha yangu kinapaswa kuwa hadharani. Kuna vitu nahisi ni vya kwangu binafsi na vinabaki kuwa na maana zaidi vikibaki hivyo konfano. Napenda kuhishi maisha yangu bila presha ya watu kunitazama ama kunihukumu kupitia picha mara nyingine naona watu wakijisikia lazima waweke kila wanachofanya mtandaoni Lakini mimi sipendi hilo hapana napenda nijue kuwa ninachofanya ninakifanya kwa ajili yangu Si kwa ajili ya likes ama comments ama maoni ya watu ambao hata hawapo karibu nami pia napenda ubinafsi kwa sababu unanipa amani ya akili Ninapokuwa mtandaoni bila picha zangu Nahisi niko huru zaidi naweza kuzungumza kufanya kazi ama kushiriki mawazo yangu bila kuhisi kama watu wananiangalia kwa macho ya kuhukumu hiyo inanifanya nijisikie salama na nikue na uthibiti wa kile kinacho ni husu Kuna wakati watu huuliza kwa nini siweki picha na huwa nawaambia tu kua hiyo ni chaguo langu kila mtu ana njia yake ya kutumia mitandao ya kijamii wengine hupenda kushiriki sana wengine kupenda kukaa kimya Mimi niko upande wa kukaa kimya kidogo kuishi maisha halisi Zaidi kuliko ya mitandaoni Kwa kifupi naeza swma kwamba Siweki picha zangu mitandaoni kwa sababu napenda ubinafsi Napenda amani na napenda kuthibiti maisha yangu kibinafsi Kwangu mimi ubinafsi siyo kitu cha kizamani ni thamani muhimu sana hasa kwenye dunia ya leo ambapo kila kitu kiko wazi sana na hilo linanifanya nijisikie huru na nikiwa sawa na mimi mwenyewe.

Chakula gani cha jadi? Unachopenda? Naweza sema kwamba kuhusu chakula cha jadi ninachopenda Mimi binafsi napenda mihogo kwa kweli. Kila wakati ninapokula mihogo huwa nakumbuka jinsi ilivyokuwa chakula cha msingi kwenye familia zetu zamani. Nilipokuwa mdogo mara nyingi tulikula mihogo uliopikwa kwa njia mbali mbali. Mihogo ilikuwa inaweza kuwa ii ii imechemshwa ama hata kuunganishwa na maharagwe ama kukachwa ama kukaangwa. Kwa hivyo, kila ladha ilikuwa na kumbu kumbu zake na mara nyingine mihogo ilikuwa ni chakula cha pamoja na familia na majirani. Pengine jambo linalonifanya nipende mihogo ni kwamba ni chakula kinachonipa nishati na kuridhika. Baada kula kikombe kidogo cha mihogo nahisi kwamba wangu umejaa nguvu, mwili wangu umejaa nguvu na akili yangu ipo tayari kushugulikia shughuli za siku yangu. Pia ile harufu ya mihogo ikipikuwa nina fulani ya kumbu kumbu nzuri sana. Inanikumbusha nyumbani, maisha yangu ya totoni na furaha ndogo za familia Aidha kula chakula cha jadi kama mihogo kuna nifurisha kuzingatia uridhi na tamadumini zetu za kiafrika ni njia ya kuhifadhi historia na fahari ya kiasili na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi binafsi. Hii ni kwa sababu kwanini mara nyingi napenda kurudia chakula cha jadi Si tu kwa ladha, bali pia kwa dhamani ya kihistoria na kiutamaduni. Kwa kifupi ningesama kwamba chakula cha jadi, kinacho ninachokipenda sana ni mihogo. Si tu kwa sababu ni kitamu na kinanipa nguvu, bali pia ni sababu kinanikumbusha kumbu kumbu nzuri za utotoni historia ya familia, ile furaha niliyokuwa nayo utotoni. Kwa hivyo ningesema kila kipande cha mihogo kilichokuzwa, kilicho chemshwa na kikiwa kimechanganywa na maharagwe ni kumbu kumbu ya furaha na uridhi ambayo mimi nadhamani sana.

Mafanikio gani ya binafsi unayo thamini kazini? Kuhusu mafanikio yangu ya binafsi kazini moja ya nilio thamini sana ni pale nipofanikiwa kushugulikia mradi mgumu nikiwa pekee yangu. Mradi huo ulikuwa na changamoto nyingi na mara nyingi nilihisi shauku na hofu kidogo kwa wakati mmoja. Lakini uvumilivu kwa nidhamu na kupanga hatua kwa hatua nilifanikiwa kuleta matokeo iliozide matarajio. Hisia nilizopata pale niliposhudia matokeo haya unia kipekee nilihisi fahari na nilihisi kurithika kabisa. Aida ninathamani mafanikio pale nilipopata utambua, wenzangu na wakubwa kazini. Na pia kila pongezi walionipa au maneno ya motisha walionitoa Yali imarisha hisia yangu na kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kumbuka nilijifunza kuwa Mara nyingine mafanikiwa kibinafsi situ matokeo ya juhudi za kubali Pia ni jinsi unawe shirikia na wengine jinsi unavyo jifunza kutoka kwa maoni yao na jinsi ya kutumia uzoefu wao kuongeza kufanisi wako Pengine jambo lingine ambalo, lina nipa furaha nipali napaweza kufanikisha timu kupitia juhudi zangu kubinafsi kwa mfano mara nyingine, kazi yangu ndogo ya kuchambua data, kuandika reporti, ama kutoa suluhisho fulani ilisaidia timu kufanikisha mra dimzima. Hili ilinifundisha kuwa mfanikio ya binafsi na yapamoja mara nyingi kwa huambatana na kwamba kila hatua na unochukua kwa ubunifu na bidii inakuwa na matokio chanya kwa wengine pia. Kwa kifupi, mafanikio yangu ya binafsi kazini ni kushughulikia mradi mungumu, kutambuliwa, kwa jitehada zangu, na kusaidia timu, kufanikisha malengo. Na kila fanikio au yamenifundisha uvumilivu, yamenifundisha nidhamu, na furaha ya kweli, ya kuona kazi yako inafaidi wengine.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Naizasama kwamba kuhusu tathmini za kazi mimi binafsi najihisi mchanganyiko kidogo wa shauku na wasiwasi Kila wakati zinapo karibia kwa kweli tathmini ni njia muhimu ya kuwa ni wapi nimefanya vizuri na ni wapi na hitaji kuboresha Lakini mara nyingi kabla tathmini nahisi hofu kidogo kuhusu matokeo Lakini pia nina shauku ya kujua kama jitihada zangu zinaonekana na kuthaminiwa. Haidha naweza sema tathmini zinazo nifundisha kuthubutu kukubali mapungufu yangu lakini siyo kila wakati kazi ina kuwa kamili na wakati mwingine napokea maoni yenye changamoto kidogo au shauri wa kuboresha. Lakini pia badala ya kuthiwa nina jitahidi kuona ni kama fursa ya kujifunza na kuwa bora zaidi na pia mara nyingi baada ya tathmini nakuwa na mpango wazi na hatuwa zinazofuata. Na hiyo yanifanya nijisikia tayari na wenye motisha zaidi kazini. Na pia pengine jambo jingine ambalo linanifanya nijisikia vizuri ni pali nina tambuliwa kwa kazi nzuri. Neno, neno ndogo la pongezi ama kutambuliwa mbele ya wenzangu hunipa furaha kubwa na kunisukuma kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa hivyo tathmini si tu kipimo kuacha kazi bali ni pia chanzo, cha motisha na kujifunza. Kwa kifupi naweza sema kwamba najihisi mchanganyiko wa shauku, wasiwasi kidogo na motisha kuhusu tathmini za kazi na furahia pale napo kuwa na fursa ya kujifunza kutoka kwa maoni, kuona mafanikiyo yangu na kupanga hatua za kuwa bora zaidi. Kwa hivyo, tathmini ni sehemu ya kazi ambazo hutowa hisia za ndani, hutowa hisia za kurithika na hutowa hisia za msukumo wa kila siku kazini Hivyo, ndivyo navyo jihisi kuhusu tathmini za kazi.

Je, unapenda kuvaa kofia Ningesema ndiyo napenda kuvaa kofia Lakini sio kila wakati Kofia kwangu ni mapambo tu ni kitu kinachokuja kulingana na hali kulingana na mazingira na hata hisia nilizonazo Kwa hiyo siku Kuna siku najihisi Natakatu kuwa huru Nisivae chochote kichwani Lakini kuna siku kofia Inanikaa vizuri kabisa Inanifanya nijiamini na nijisikie niko sawa Kwa hivo mara nyingi napenda kuvaa kofia Nikitoka inje Wakati kuna jua kali Kwanza kabisa inanisaidia kujilinda kutokana na jua lakini pia inanipa ile hali ya utulivu kama mtu ambae hajiskumi sanaa kuonekana bali anajijali kuna kofia fulani nikivaa najihisi ni kama nimejifunika kidogo na dunia na hiyo huwa inanipa amani fulani si kwamba najificha ila ni ile tu hali ya kujisitiri na kujihisi niko comfortable alafu pia kuna nyakati napenda kuvaa kofia nikitembea au nikiwa shuguli za kawaida inanifanya nijisikie niko mwepesi kama niko mwenye siku yangu tu, yani sina haraka ya kuthibitisha kitu kwa mtu yoyote na mara nyingi, watu wakiniona na kofia, wanadhani labla ni mtulivu ama napenda maisha raisi ni kwa namna fulani, hiyo inanifa, lakini pia niwe mkweli Si kila kofia inanivutia, napenda kofia raisi, isio na makelele mengi isia vutia kwa macho, kupita kiasi, kofia ambayo ni ya kawaida, inao onekana na mavazi yenye nimevaa kwa wakati huo na kwangu pia kofia ni sehemu ya mtindo wangu tu wa kawaida Sio kitu cha kulazimisha kila siku Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba Napenda kuvaa kofia Lakini kwa hiari yangu na kwa wakati wangu ni kitu kinachonisaida kujihisi vizuri Sio kunifanya nijionyeshe na mwisho wa siku muhimu zaidi kwangu ni kujisikia mwenyewe Iwe nimevaa kofia ama isiwe sijavaa kofia.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha. Nayasema kuwa nikifurahi najifurahisha kwa njia raisi sana zile zinazotoka moyoni. Sii za kulazimisha, mimi si mtu wa makelele mengi ama sharehe kubwa sana, lakini napenda furaha yenye maana. Kwanza kabisa, nikihisi furaha imenijia mara nyingi huwa natabasamu peke yangu ni ile tabasamu ya ndani tu, lakini unajikuta tu unacheka kidogo bila sababu kubwa. Hapo wanajua roho yangu iko sawa mara nyingi pia Nayasema kwamba napenda kujifurahisha kwa muziki, naweza kuweka muziki ni naupenda asa ule unao nikusa moyo Halafu nikaye tu nikisikiliza au hata kuimba kimoyo moyo. Kuna wakati naimba kwa sauti ndogo au hata nacheza kidogo nikiwa peke yangu. Hakuna mtu ana niangalia wakati, hakuna anaye ni hukumu na mimi na furaha yangu tu hiyo huwa na nipa uhuru fulani, naifanya nijisikia mwepesi. Pia nikifurahi napenda kushiriki na mtu wakaribu unaweza kumpitia rafiki ama ndugu yangu. Nimwambie leo joo nimesikia poa, hata kama si kitu kikubwa kimetokea kushiriki furaha unifanya nijisikie kuwa hai zaidi. Kuna furaha ambayo ukika nayo peke yako ni nzuri, lakini ukishirikisha na mtu inakua zaidi inakua marufu zaidi, kwa hivyo ata kicheko cha dakika cha tu kinaweza kufanya siku iwe bora zaidi. Wakati mwingine huwa najifurahisha kwa kujipa zawadi ndogo Si lazima iwe kitu cha bei gali, inaweza kuwa chakula, ninacho kipenda kama pilau, kikombe kizuri cha chai ama kahawa Ata muda tu wa kupumzika bila kufanya chochote, unajiambia ume jaribu umefanya vizuri, halafu na jerusu ni pumue tu Kuna nyakati pia napenda kutoka nje kidogo, nika tembea, nika one watu, nione mazingira, hata kutazama anga, kusikia upepo ama kuona watoto tu wakicheza. Ni kitu ambacho huwa kina niongeza furaha, nina tambua kuwa furaha haiko kwenye vitu vikubwa tu iko tu pia kwenye vitu idogo vya kila siku ambavyo mara nyingi huwa tuna vipuuza.

Unapenda kuandika ama kuongea na ningesema kwamba kwa kweli napenda kuandika na kuongea vyote viwili Lakini huwa inatagemea hali na ujumbe ni naotaka kufikisha Kuna wakati kuandika nasikia kunanifaa zaidi na kuna wakati kuongea ndiko kunacho ni wakilisha vizuri Sio ni kama vinapinga na bali, vinaongeza na ni kama kila kimoja, kinanafasi yake katika masha yangu nikiandika huwa najisika kama ninamuda wa kupumua na kufikiria vizuri Naweza kupanga mawazo yangu, taratibu, nichague maneno kwa utulivu na niandike kile hasa kilicho moyoni bila kukatizwa kuandika hunisidia sana pale, ninapokuwa na mambo mengi kichwani Ama hisia nzito, naandika tupole pole na maranyingi na jikuta nimejielewa zaidi Baada ya kuandika ni kama kuzungumza na nafsi yangu mwenyewe bila presha ya mtu kunitazama Lakini kuongea nako ninafurahia sana hasa ninapokuwa na mtu ninayemuamini kunaweza kuongea kwa sababu kuongea kuna nipa nafasi ya kwa chilia hisia mara moja ana kwa ana bila kuchuja sana Kwa hivo naweza kucheka naweza kubadilisha sauti kusisitiza maneno fulani na kufanya ujumbe uwe hai zaidi Kuna mambo ukiyasema kwa sauti yanakuwa mepesi kuliko ukiandika kwa hivyo kuongea hunisaidia kuanganika kuanganika ama kunganika tunawatu pamoja kwa moja kuhisi kama niko pamoja nao na pia kuna siku nitaandika kwanza alafu baadaye ni onge na kuna siku nitaongea kwanza alafu baadaye niandike kwa hivyo kwangu si swaila kuchagua moja na kuwacha jingine hapana ni kusikiliza hali yangu na kuwana nijia ipi itanisaidia zaidi kwa wakati huo Kwa mfano, kama ni nahitaji kueleza jambo la haraka, ama kujenga uhusiano na mtu, kuongea hunisaidia sana. Lakini kama ni jambo linalohitaji kina, hisia, ama kumbukumbu ya kudumu, kuandika huwa inanipa fursa hiyo. Kwa hivyo, vyote vinanipa sauti ila tu kwa njia tofauti.

Somo gani la sayansi unalipenda? Naeza sema kwamba somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Ninalipenda biolojia kwa sababu inahusu maisha halisi, linahusu mimi mwenyewe, linahusu wanao nizunguka, linahusu mimea, linahusu wanyama, na hata mwili wa binadamu. Kwa hivyo, kila nikifikiria biolojia huwa nahisi ni kama najifunza, kunielewa mimi na dunia kwa ujumla, si tu kusoma vitabu. Kitu kinachonivutia sana kwenye biolojia ni jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Unafikiria tu, unapumua bila kufikiria, moyo unapiga bila kuambiwa Chakula kinaingia tumboni, kinabadilishwa kuwa nguvu haya yote huwa yanafanyika kimya kimya na nilipoanza kuelewa haya, nilianza kuheshimu sana mwili wangu. Nikaanza kujitunza zaidi, nikaanza kula vizuri, chakula chanye lishe bora, na kupumzika nikijua kuwa kuna sababu ya kisayansi nyuma yake. Pia Naeza sema napenda biolojia kwa sababu inaeleza maisha ya kila siku. Kwa mfano Kwa nini mtu anaumwa, kwa nini mwingine anapona haraka, au kwa nini mimea inamea vizuri sehemu fulani kuliko nyingine. Haya si mambo ya kufikiria, ni mambo tu tunayaona kila siku. Kwa hivyo, biolojia inanifanya nione kuwa sayansi si ya mbali ipo karibu sana nasi. Nakumbuka, nikiwa shule, nilifurahiya sana vipindi vya biolojia kuliko masomo mengine. Nilipenda kusikiliza mwalimu akielezea. Hata kama kulikuwa na maneno magumu kidogo, nilikuwa najaribu kuelewa, kwa mfano Kwa mfano wa maisha ya kawaida. Unaona nikishindwa kuelewa, ningeuliza ama ningejaribu kujisomea mwenyewe. Nilihisi kama kila kitu nilichokifunza kina maana fulani. Kitu kingine kinachonifanya nipende biolojia ni kwamba Biolojia inachochea huruma. Ukielewa jinsi maisha yalivyo nyeti, unajifunza kuwajali watu, wanyama na mazingira kwa jumla. Kwa hivyo unajua kila kitu kina nafasi yake kwa hii dunia na hiyo inanifanya nifanye maamuzi kwa uangalifu zaidi katika hii maisha. Kwa hivyo napenda biolojia kwa sababu ni sayansi ya maisha na inagusa moja kwa moja, inanifungua macho na inajifanya nijione kama sehemu ya dunia hii tukiwa tumelingana na kila mtu na mazingira si eti kila kitu kimetengwa hakitegemei kingine.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kwa mtazamo wangu naweza sema kwamba mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo mtu anajisikia anaheshimiwa kama binadamu. Sio kama mashine ya kufanya kazi hapana. Hilo lilojambo la msingi kabisa. Kuona unaheshimiwa kama binadamu. Lakini unaeza kuwa, unaweza kuwa na ofisi nzuri, unazakuwa na viti nzuri ama mshahara mzuri. Lakini kama hakuna heshima na utu, mazingira ya ufanyikazi yanakuwa magumu sana Mimi huanza kwa kila jinsi watu wanavyoongea na kutendana. Na kitu cha kwanza kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni mawasiliano ya wazi na heshima pale ambapo mtu anaweza kuuliza swali bila kuogopa, kutoa maoni bila kudharauliwa na kukosea bila kutishwa Basi hapo kazi huwa inatiririka vizuri na mimi napenda mazingira ambayo kiongozi anaweza kusikiliza na mfanya kazi anaweza kuongea kwa uhuru. Hata kama hatukubaliani bado tutaweza kuwa tunaheshimiana Pia ushirikiano ni jambo kubwa sana. Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo watu wanasaidiana sio kushindana kupita kiasi. Kwa hivyo ukiona mwenzako amekwama na unamsaidia. Ukiona umelemewa unaomba msaada na hii hujenga timu kwa ukweli si watu waliokaa pamoja kwa sababu ya kazi tu. Jambo lingine muhimu ni kutambuliwa kwa juhudi si lazima tu iwe kila siku wala kwa vitu vikubwa tu, hata kusema asante umefanya vizuri leo kunaweza kumbadilisha mtu siku mzima inamfanya ajione ana maana anachangia kitu na hata kazi yake inaonekana. Mimi binafsi hupenda sana nikipata mazingira ambayo juhudi zatambuliwa hata kama ni kidogo. Pia mazingira ya kazi inakuwa mazuri pale ambapo kuna uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Kazi ni muhimu ndiyo, lakini maisha pia ni muhimu. Pale amba mtu anaweza kupumzika, kuwa na muda wake na kurudi kazini akiwa na nguvu mpya basi matokeo yanakuwa bora zaidi.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Naweza sema kwamba ndiyo, nimesafiri sehemu ambayo, naweza iona ilikuwa mahali pazuri sana. Na hadi leo bado inabaki ya akilini mwangu, na ilikuwa pale Mombasa. Mara ya kwanza, nilipofika pale, nilihisi kama, nimengia dunia tofauti kidogo. Kulikuwa na ule upepo wa bahari, harufu ya chumvi hewani, na sauti ya mawimbi, ikipiga, taratibu. Nilisimama tu kwa muda, nikavuta pumzi ndefu, nikahisi amani fulani moyoni kilicho nivutia sana mombasa, ni bahari yenyewe kuiona kwa macho, si kwenye picha tu, kitu tofauti kabisa maji yanaoneka na hayana mwisho, na hiyo hunifanya nijisikia mdogo sana kwa njia nzuri niliketi pale ufukweni, nikitazama mawimbi, ya kija na kuondoka bila haraka yote wakati huo akili yangu ilitulia kabisa hakukuwa na kelele za mawazo na ilikuwa ni mimi tu na mazingira. Pia napenda sana hali ya watu wapale, watu wako pole pole, hawa na pupa, unaongea na mtu na kusikiliza na kutazamo usoni. Kuna ile hisia ya pole pole ambayo inanifundisha kuwa maisha haya hitaji kukimbizwa kila wakati. Nilifurahia kuzunguka mitaani, kuona majengo ya zamani, kusikia mchanganyiko wa lugha na tamaduni na kila kona ilikuwa na hadithi yake, chakula pia kilinifurahisha sana kula samaki wa barini, ukiwa karibu na bahari yenyewe Hilo jambo ambalo, ilinijenga kabisa ladha ilikuwa tofauti, labda kwa sababu ya mazingira ma labda kwa sababu Nilikuwa nimeturia na mwenye furaha safari hiyo ilinifundisha umuhimu wa kupumzika na kubadilisha mazingira wakati mwingine mtu anitaji tu kutoka alipo aone mandhari tofauti ya apumue hewa tofauti ndipo ajikumbuke upya kwa hivo mombasa ilinipa hilo na iliniacha nikiwa mtulivu zaidi na mwenye shukrani na mwenye kutaka kurudi mahali hapo tena.

Ni study gani muhimu kwa kazi yako? Ningesema kwamba kuhusu study muhimu kwa kazi yangu Mimi binafsi napenda kusema kwamba Study kadhaa ambazo siwezi kufanya bila hizo kila siku Kwanza kabisa ni ujasiri ya mali wa akili na kupanga kazi Kila siku kazini kuna shuguli nyingi zinazohitaji kuzingatiwa kwa usahihi kutoka kwenye miradi midogo, hadi miradi mikubwa na kwa hivyo ustadi ya kupanga kila kitu kwa mpangilio ni muhimu sana aidha mawasiliano mazuri ni stadi nyingine muhimu sana. Sio tu kuzungumza na wenzangu, bali pia kueleza mawazo yangu kwa wazi, kuelewa mahitaji ya wenzangu, na kushirikiana nao tu kwa usahihi. Mara nyingi mawasiliano mazuri hufanya kazi kuwa rahisi na yenye tija, na pia huondoa kutoelewana au hofu isio ya maana. Na pengine stadi nyingine muhimu ni ufahamu wa teknolojia na zana za digiti. Kazi nyingi leo zinahitaji kutumia programu mbalimbali za mitandaoni zana za data ama zana za wa mawasiliano. Kwa hivyo, bila hizi stadi, kazi inaeza kuwa ngumu sana na ikachukua muda mrefu. Kwa hiyo, kuhakikisha unajua kutumia teknolojia ni muhimu sana. Kwa kifupi, study muhimu kwa kazi yangu ni kujipanga vizuri, mawasiliano yakawa mazuri na ujuzi wa teknolojia. Kila moja inachangia kufanya kazi, iwe rahisi, kazi iwe yenye tija, kazi iwe yenye matokeo bora. Na kwa hivyo, hizi stadi, si tu ni muhimu kwa kazi, mbali pia zinasaidia kuwa mtaalamu bora, kuwa mtu mwenye ujasiri na kuwa mtu mwenye furaha. Kwa hivyo hizi ni stadi muhimu sana kwa kazi ambazo kazi huwa unaona haiwezi fanyika bila hizi stadi kuwepo.

Nje, unapenda kukimbia. Ningesema kwamba ndiyo napenda kukimbia, lakini si kwa namna ya mashindano ama ya kujilazimisha. Mi hukimbia zaidi kwa ajili ya mwili na akili. Sio rekodi, ama navunja rekodi, ama nionekane nikikimbia. Kuna wakati kukimbia kwangu, ni taratibu, karibu na kutembea tu kwa kasi, lakini bado na hesabu kama kukimbia kwangu. Kwa sababu lengo langu, huwa ni kujisikia vizuri, si kujitesa. Mara nyingi, napenda kukimbia asubuhi ama jioni. Wakati mazingira yako tulivu, asubuhi, hewa ni safi, akili bado hiajachanganywa na mambo mengi ya kisiku. Na nikianza kukimbia na hisi kama na ushtuwa mwili pole pole, mapigo ya moyo yanaongezeka upole pole, pumzi inabadilika. Na baada ya muda ninajikuta nimesahau mawazo mengi, yaliokuwa yananisumbua. Ni kama akili inajisafisha taratibu. Kwa hivikimbia na hizasema hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Kuna siku nimechoka kifikra au kuna mambo mengi kichwani na nikikimbia hata kwa dakika chache tuu najihisi kama mzigo unapungua Si lazima nipate majibu ya matatizo yangu lakina napata utulivu wa kuyakabili Kwa hivyo mawazo yanakuja na kuondoka kama pumzi na hilo hunifanya nijisikie nikiwa mwepesi Pia napenda kukimbia kwa sababu hunifanya nijisikie nimejitunza Baada kukimbia, hata kama ni umbali mfupi Najisikia nimefanya kitu kizuri kwa nafsi yangu mwili unakuwa umechoka kidogo lakini ni uchovu mzuri Kuna hile hali ya kurithika, unajiambia leo nimejotokeza, nimejaribu na hii inanipa nguvu hata ya kuendelea na siku nyingine Kwa hivo, si kila siku huwa nakimbia lakini Kuna siku mwili ama akili haisemi ndiyo Sikulazimishi lakini nikikimbia huwa nafanya kwa moyo wangu mwenyewe Sina pressure, ratiba kali na uhusiano wangu, binafsi na mwili wangu Kwa hivyo, napenda kukimbia kwa sababu Uwa inanipa nafasi ya kuwa peke yangu kusikiliza pumzi yangu na kujirudisha kwenye mstari.

Unapendelea kusoma ama kuandika Ningesema kwamba kuhusu kusoma ama kuandika mi binafsi napenda vyote viwili Kwa sababu kila moja inafaida yake na kuchangia katika maisha yangu kwa njia tofauti Kwa mfano napenda kusoma vitabu, napenda kusoma makala na napenda kusoma habari mtandaoni Kwani kusoma kunanisaida kupata maarifa mapya, kuelewa dunia na kufahamu mitazamo tofauti na mara nyingi kusoma kuna nifanya nifikiri kwa kina na kunapanua akili yangu juu ya mambo mapya na changamoto mbalimbali Haitha kuandika ni sehemu nyingine ambayo napenda sana kuandika ninaweza kuonyesha hisia zangu, naweza kupanga mawazo yangu ama kueleza kile nilichofunzwaa Mara nyingine napenda kuandika kumbukumbu, ripoti za kazi ama haya tumaoni yangu ya kila siku na kuandika, kunanisaidia kuweka mambo wazi, kisha nikayaona kwa umakini zaidi na pia huwa inafanya akili yangu iburudike kidogo. Pengine jambo jingine ni pale ninapokusanya kusoma na kuandika pamoja. Kwa mfano, kusoma kipande cha habari ama kitabu fulani, kisha kuandika kile nilichojifunza, kunanisaidia kukumbuka vizuri na kuelewa kwa undani yale maandishi ambao niliyasoma. Na hii njia huwa naona ni kama ni nzuri ya kujifunza kwa kweli na pia kunifanya nijisikie mafanikio kidogo kila siku na kwa kifupi napenda vyote kusoma na kuandika kwa sababu kusoma kunanipa maarifa na mtazamo mpya na kuandika kunanisaidia kueleza mawazo na hisia zangu kwa wazi Kwa hivyo vitu viwili hunichangia katika ukuwaji wangu binafsi na kufanya maisha yangu kuwa enye maana zaidi kila siku Kwa hivyo naeza sema kwamba sipendelei kusoma juu ya kuandika ama sipendelei kuandika juu ya kusoma na pendelea vyote kusoma na kuandika pamoja yote iko katika hali ya wastani hakuna hati yenye napendelea sana kuliko nyingine.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako? Nawezasema kwamba ndiyo, fikiria kuanzisha biashara yangu ni wazo ambalo limenijia mara nyingi sana. Na siyo wazo la ghafla tubali ni kitu ambacho kimekuwa taratibu wa akilini mwangu kwa muda. Kuna wakati nakaa chini, nikijuliza je, nitandelea kufanya kazi za watu maisha yangu yote kweli. Ama kuna siku nitamua, nisimame kwa miguu yangu mwenyewe. Nilianza kufikiria biashara yangu kwa sababu niliona fursa nyingi zinazo potea Kuna vitu, nimeweza kufanya vizuri, kuna ujuzi ninao Lakini unakuta unautumia tu kwa manufaa ya mtu mwingine Hapo ndipo wazo, ninaanza kuingia kichwani Ikiwa naweza kutumia ujuzi huu, kujijengea, kitu changu, kwanini nisiujaribu Kwa hivo, sio kwamba nina haraka utajiri hapana Lakini bali, natamani nina hisia ya kusema Hii ni yangu, ni mimi ni lianzisha, na ni mimi ni meiboresha Kitu kingine kinachonifanya nifikirie biashara ni uhuru, uhuru wakupanga muda wangu, uhuru wakufanya maamuzi yangu mwenyewe, na uhuru wakubeba majukumu ya mafanikio ama makosa yangu binafsi. Najua biashara siwa rahisi na haimanishi ya hakuna stress ya biashara kwa kweli. Najua stress inaweza kuwa marambili hata kuliko kufanyia mtu mwingine kazi. Lakini ni stress yenye maana kwa sababu unajua unajituma kwa ndoto yako mwenyewe Pia nimewahi kuogopa kidogo na hilo nalikubali hofu ya kuanza, hofu ya kushindwa, hofu ya kupoteza muda mapesa Lakini kadri ninafyokuwa nimeanza kuelewa kuwa kutojaribu nako ni hasara Watuengi waliopo mahali pazuri leo walianza bila uhakika bila majibu yote lakini walikuwa na ujasiri wakuanza kidogo kidogo sijaanza bado biashara kubwa lakini nimeanza kufikiria kimkakati, kujifunza, kusikiliza wengine, waliopitia njia hiyo, kuangalia makosa yao na mafanikio yao. Najua nikianza, sitanza kwa pupu, nitaanza tupolepole, nikijaribu, nikirekebisha, nikijifunza njiani. Kwa kifupi naweza sema kwamba ndiyo, nimewahi kufikiria kwanzeisha biashara yangu na bado ni jambo amabalo nalifikiria. Sijui ni lini has nitaanza lakini najua kabisa kuwa wazo hilo halitawai toka moyoni na nijambo wa ambalo na nalifikiria.

Unapendelea kunyoa ama kuvaa ndevu. Naeza sema ya kwamba ili ni swali ambalo kila mara huwa linanipa changamoto kidoko kwa sababu watu wengi wanamitazamo tofauti. Lakini kwa upande wangu binafsi ningesema kuwa ninapendelea kunyoa kuliko kukaa na ndevu. Kwa sababu kunyoa kunanikia raha fulani. Si kwa sababu ni sawa au ni lazima, bali kwa sababu kunanifanya nijisikie safi na mwenye nidhamu kidogo. Kila asubuhi nikiwa tayari kwa siku kunyoa ndevu unanipa hisia ya kuanza upya kama ile kila ncha ya uso wangu inaangaziwa na ngozi yangu inakuwa laini na hiyo yanikia sana. Pia kunyoa huwa kunanisaidia kwenye hali ya joto wakati wa majira ya joto ama hata jikoni. Kuwa na ndevu inaweza kufanya uso wangu ulegee au kujisikia nikiwa na joto sana na kunyoa huwa kunanifanya nijisikie baridi kidogo na rahisi. Pia unapokuwa huna ndevu, inaonekana unajali mtazama wako, si kwa sababu unataka kuonyesha kitu, bali kwa sababu unajali usafi na hisia zako binafsi Kuna hisia za uhuru kidogo pia, unaponyoa, unajua unaweza kubadilisha mwonekano wako kwa raisi, unaamuwa we mwenyewe, unavyotaka uso wako uonekane Lakini pia kunyoa kunahitaja uangalifu kidogo, siku zote si raisi kama inavyo fikirika Lazima uwe makini ili usijikate na wembe na huo unafanya kila nyoo la ndevu kuwa fursa ya kujitunza, kufanya kitu kwa muda kidogo cha umakini na kujisikia vizuri Kwa kweli naeza sema kwamba kwamba baada ya kunyoa unapogusa uso wako unuona tofauti kubwa na hiyo inafanya muda wa asubui kuwa mzuri zaidi kwa sababu najisikia safi na tayari kushughulika na dunia Kwa hivyo kwa ujumla naona kunyoa ni raisi ni safi na kunanipa hisia nzuri ya za kuanza siku lakini pia ni njia ya kujitunza kibinafsi sio tu kwa mtazamo wa mwili bali pia kwa utazamo wa akili unaponyoa unajisikia unaamusha siku yako kwa njia fulani ama unapokua umeandaa kila kitu hata kidogo tayari kukabiliana na changamoto za siku hiyo kwa hivyo ndivyo sababu mi binafsi napendelea kunyoa kuliko kukaa na ndevu.

Unaboreshaje michakato ya kazi? Naeza sema kwamba hili ni swali ambalo linanibidi nizungumzie kwa undani kidogo, kwa sababu kuboresha michakato ya kazi si kitu rahisi lakini ni muhimu sana. Kwa upande wangu nilipoanza kufikiria jinsi ya kuboresha kazi, kwanza nilianza kwa kuangalia mchakato wote wa kazi kutoka mwanzo hadi mwisho. Hii inamaanisha kuangalia kila hatua inayopitia kutoka kutoka pale napokea jukumu kupanga jinsi nitakalolimaliza hadi pale napolimaliza na kuwasilisha matokeo. Mara nyingi changamoto kubwa ni pale ambapo kuna upungufu wa muda au hatua zinachukua muda mrefu bila sababu. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kutambua mapungufu Baada ya hapo mimi napenda kutumia ratiba na mpangilio mzuri. Kwa mfano kila siku nakuwa na listi ya kazi za kufanya, na ninaweka kipaumbele cha muhimu zaidi kushugulikiwa kwanza. Hii inasaidia kuondoa urasimu, na kuchukua hatua moja kwa moja bila kupoteza muda. Pia Ninaona ni muhimu kuzingatia otomesheni na teknolojia pale inapowezekana ikiwa kuna kazi za kurudiarudia kama kuingiza data au kuandaa ripoti. Ninaona njia za kutumia programu au zana za kidigitali. Zinasaidia badala kufanya kila kitu kwa mikono. Hii inarahisisha kazi na kunipa nafasi ya kutumia muda. Kwenye mambo yanayohitaji akili zaidi. Pia. Kujifunza kutokana na maoni na uzoefu ni muhimu sana. Mara nyingi tunapofanya kazi kwa muda tunakuta jia bora za kufanya mambo. Mimi binafsi napenda kujumuisha feedback kutoka kwa wenzangu, au hata kutoka kwa watu wa huduma za wateja, kwani mara nyingi, wanaona mambo ambayo mimi siyaoni na hii inasaidia kuondoa upungufu na kuboresha mfumo wa kazi. Na jambo lingine ni kuangalia matokeo na kufanya marakebisho mara kwa mara. Hii si kitu cha mara moja Bali ni mchakato unaoendelea. Kwa mfano, baada ya kukamilisha kazi fulani na kuangalia ni sehemu gani zilienda vizuri na ni zipi ambazo zingeweza kuboreshwa. Hii inasaidia kuhakisha kuwa kila wakati, michakato inakuwa bora, na kazi zinakuwa rahisi, na za haraka, na zina matokeo mazuri. Kwa kifupi kwamba, mimi ningesema, ninapoendelea kuboresha michakato ya kazi, huwa ni kwa njia ya kutambua makungufu, kupanga kazi, kutumia teknolojia, kusikiliza maoni ya wengine, na kufanya marekebisho mara kwa mara.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula ni moja ya furaha ndogo za maisha na ni kila mtu ana kitu anachokipenda zaidi. Kwa upande wangu, ningesema kwamba chakula ninachokipenda zaidi ni samaki wa kukaanga na wali wa kupika vizuri. Hasa pale unapopata ladha ya kipekee kutoka kwenye mchuzi au pilipili kidogo. Kwa kweli, kila wakati nikipata samaki freshi, ninajisikia furaha kubwa tu Si kwa sababu ni tamu, bali pia ni sababu ya kuku ya kukumbuka nyakati nzuri nilizokuwa nazo na familia, marafiki pale tulipokuwa tukila pamoja. Pia ninapenda chakula ambacho kinanipa hisia ya comfort yaani unapokula unajisikia vizuri mwilini na kiakili kwa mfano wakati mwingine kwa jioni, yenye baridi kidogo, kupata sufuria ya wali mweupe, samaki wa kukaanga na mboga za kienyeji ni kama dunia yote inakaa kimya na furaha inajaa ndani yangu. Unafikiria vile unachokula hakika. Hakika si chakula tu bali ni hisia za furaha na starehe. Lakini pia napenda kujaribu chakula kipya mara nyingi Napenda kuenda mgahawani ama sokoni na kujaribu kitu ambacho sijakula kula ama sijawahi kula. Kama vile chakula cha kienyeji, kisichojulikana au mchanganyiko wa ladha wa kimataifa. Hii chakula Huwa inanifanya ni nikuwe ni kama sijakula tu bali ni ni experience ya ladha na ubunifu wa binadamu. Hata wakati chakula ni rahisi kama chapati na maharagwe mara nyingi napata furaha pale napokula vizuri kwa sababu ni chakula cha asili, cha kipekee na kinanifanya nijisikie nyumbani kwa hivyo kwa jumla chakula nachopenda zaidi ni kile kinachonipa hisia ya furaha na mara nyingine adventure kidogo na ni chakula ambacho kinanifanya nisahau stress za siku, nijisikie mwili vizuri na mara nyingine kunikumbusha wakati mzuri niliokuwa nao na watu muhimu maishani.

Je, unapenda kupanda milima? Ningesema ndiyo napenda kupanda milima na si kwa sababu ni kitu cha kujionyesha au cha watu wanaopenda kujigamba bali ni kwa sababu inanigusa kwa ndani kabisa Kila mara ninapokuwa milimani Najisikia kama nimejitenga kidogo na kelele za dunia Unajua ile hali ya simu kupoteza mtandao, kelele ya magari kutokuwepo na kinachonisikia ni upepo, ndege na pumzi yako mwenyewe, hiyo ni peke yake inanipa amani kubwa sana, na naweza sema kwamba napenda kupanda milima kwa sababu inanipa muda wa kufikiria unapopanda hatua moja baada ya nyingine unajifunza subira, hauwezi kukimbia lazima uende pole pole, usikilize mwili wako na kuna wakati unapumua kwa nguvu miguu inauma na akili inakuambia uwache lakini ukiendelea kidogo tu unafika sehemu nzuri zaidi mandhari inafunguka unaona mbali na hapo ndipo unajua kwa nini hukukata tamaa. Hilo somo hunibeba hata kwenye maisha ya kawaida kwamba mambo mengi mazuri yanahitaji uvumilivu pia napenda ile hisia ya kufika juu, sio lazima iwe mlima mkubwa sana, hata kilima tu lakini ukifika juu unahisi ushindi fulani wakimimya kimya. Unakaa chini unavuta pumzi ndefu Unaangalia chini ulipotoka halafu unaona jinsi ulivyoweza. Hakuna mtu anayekupigia makofi lakini ndani yako unajua umefanya kitu kizuri hisia yako hisia hiyo ni tamu, na huwa ni tamu sana Kuna upande pia wa kukutana na watu mara nyingi mna kupana na watu usio wajua sana lakini njiani mnaanza kuzungumza kusaidiana, kucheka na mwisho wa safari mnahisi ni kama mmekua kitu kimoja milima ina tabia ya kuvunja ukuta kati ya watu kwa sababu wote mnateseka kidogo mnnapumua kwa nguvu na hilo linawaunganisha. Kwa hivyo ningesama kwamba napenda kupanda milima kwa sababu inanifanya nijisikie hai Inaniunganisha na asili inanipa mafunzo ya maisha na inanisaidia nijikumbuke mimi ni nani bila kelele za dunia.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Naweza sema kwamba, simu yangu mimi huitumia zaidi kwa mwasiliano na kujipanga kimaisha kwanza kabisa. Ninaitumia kuwasiliana na watu wangu wakaribu, familia na marafiki. Kuna siku mtu anakupigia na kukuliza uko aje au kutumia ujumbe mfupi. Kukutia moyo na hilo pekee na linaweza kubadilisha kabisa siku yako. Mimi napenda sana kupiga simu au kutuma ujumbe kwa sababu inanifanya nijisikie niko karibu na watu hata kama tuko mbali kimwili Lakini pia simu yangu ni kama ofisi ndogo mfukoni na naitumia sana kwa kazi kuangalia baru wa pepe, kusomoma melekezo ya kazi, kutuma majibu, hata kufanya utafiti mdogo Mdogu pale ninapo hitaji taarifa ya haraka Kuna wakati niko njiani au nimekaa mahali Lakini kazi inahitaji jibu la haraka simu inakua msaada mkubwa sana bila simu naweza sema kwamba ningehisi kama nimekatika kidogo na dunia ya kazi Jambo lingine muhimu ni kujifunza Mimi hutumia simu kusama makala, kuangalia video za elimu Ama kusikiliza tumazungumzo kwenye podcasti yenye maana Wakati mwingine napenda kusikiliza mtu akisimulia maisha yake au akieleza jambo fulani kwa uzoefu wake Hii unisaida kufanya kufungua akili na kuwana mambo kwa mtazamo mpana zaidi simu imenipa nafasi kujifunza Hatani kio ni pekee yangu kwa nyumba yangu Pia siwezi kudanganya simu Ninaitumia kwa brudani Kuna wakati ubongo umechoka pasi naangalia video fupi fupi pale tiktok, pale youtube Nasikiliza muziki na napitia mitandao ya kijamiya kidogo Sio kwa kupitiliza Lakini kwa kiasi na nisaidia kupumzisha akili Muziki haswa Ninautumia sana Iwe niko njiani, nikipumzika Ama ninafanya kazi Muziki unabadilisha kabisa hali ya moyo ya mwisho simu imenisadia kujipanga kalenda, alarm, hata kukumbusha malipo au miadi bila simu ningesahau mambo mengi sana. Kwa kujumula simu yangu natumia zaidi kwa masiliano, kazi, kujifunza na kujipanga tuki maisha.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Kitu ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni namna watu wanavyo shirikiana. Kwanzia siku ya kwanza, nilihisi, niko sehemu ambayo, watu hawapo tu kwa ajili ya kazi, bali pia wanajali namna kazi inafanyika na namna mtu anavyo hisi. Kuna ile hali ya kusaidiana bila kulazimishwa, ukikuwa mtua anakusaidia bila kukuangalia kama mzigo, na hilo li nanifanya nijisikia huru, kuuliza na kutoa maoni yangu. Napenda pia utaratibu na uwazi uliopo najua nini kinatarajiwa kwangu, najua kazi yangu, inelekea wapi, na najua mchango wangu unamaana. Hakuna kubahatisha kufanya maambo bila mwelekea yo hii, na inisaidia kufanya kazi kwa amani ya akili, kwa sababu siputezi muda mwingi, nikiwaza, kama niko sahihi, ama nimenoa. Kwa hivyo, kila kitu kikowazi na hilo linajenga amani, kati yangu na shirika Jambo lingine ninanolithamini sana ni heshima kwa muda na juhudi za mtu shirika langu ulinaelewa kuwa sisi ni binadamu, si mashine Kwa hivyo, kuna nyakati, kuna kazi nyingi, lakini pia kuna elewa Haa, pale, mambo yanapokuwa magumu kibinafsi Hilo linanifanya nijitoe zaidi kwa sababu najua ninaheshimiwa kama mtu mzima Sikama namba tu kwenye mfumo Kwa hivyo pia napenda nafasi ya kujifunza na kukua shirika halinifungi na linanipa changamoto mpya kunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kunisukuma nifanya vizuri zaidi hii na nifanya nijisikie naendelea mbele Sio kusimama sehemu moja kwa miaka bila maendelea Kwa hivyo kila napopungeza ujuzi Ama kufanya jambo jipya Najiona nakuwa binafsi na pia napenda utamaduni wa kazi uliopo kina nidhamu, lakini pia kuna utu, kuna kazi, lakini pia kuna vicheko na mazungumzo ya kawaida. Kwa hivo, hali hii inanifanya nifurahie kuamka asubuhi, nikijua kuwamba ninaenda mahali ambapo sitaji sikia kubanwa sana kia kili.

Je, unapenda kunywa maziwa? Ndiyo, napenda kunywa maziwa na yamekuwa sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu. Kwangu maziwa si kinywaji cha kawaida tu bali ni kitu kinachonipa hisia ya utulivu na urahisi mara nyingi, napenda kunywa maziwa asubuhi ya saa kabla sijaanza siku yangu kwa sababu kuna ile hali ya tumbo kuwa laini, mwili unaamka taratibu na akili inakuwa tayari kukabiliana na siku. Unapokunywa maziwa, ukiwa umetulia, unahisi ni kama umejipa mwanzo mzuri. Maziwa pia, yananikumbusha uka nyumbani. Kuna nyakati, nilikuwa nakunywa maziwa jioni, ama usiku, hasa wakati wa baridi kidogo, unakaa, unavuta pumzi, unakunywa polepole, na mwili unajisikia sawa. Hisia hiyo ni ya faraja sana. Si lazima yawe yamechanganywa na kitu kingine. Hata maziwa plain tu yanatosha kuna ladha yake ya asili ambayo inanipa utulivu fulani pia Napenda maziwa kwa sababu ni rahisi kuyaweka kwenye ratiba ya kila siku unaweza kuyanywa peke yake Ukaweka kwenye chai, kahawa au hata kuyatumia kwenye uji Mimi binafsi napenda sana maziwa kwenye chai, hasa chai ya asubuhi inafanya chai iwe laini na yenye ladha nzuri bila kuuma koo. Hapo ndipo napata ile balance ya ladha na joto Lakini pia huwa makini sinywi maziwa kwa kupitiliza na nachagua wakati unaonifaa kuna siku mwili unahitaji zaidi Kuna siku nyingine nahisi nahitaji kinywaji kingine Nimejifunza kusikiliza mwili wangu na pia maziwa kwangu si lazima ati kila saa bali ni kitu ninachofurahia pale ninapoyahitaji Kitu kingine ninachopenda kuhusu maziwa ni unyenyekevu wake hayana makeke, hayahitaji maandalizi mengi Lakini bado yanakupa kitu muhimu ni kama vitu vingine maishani ambavyo ni rahisi lakini vina maana kubwa unapokunywa maziwa Unahisi kama unajitunza kidogo hata kama ni kwa dakika chache tu Kwa ujumla napenda kunywa maziwa kwa sababu yananipa utulivu yananikumbusha nyumbani na yananiweka kwa sawa kimwili na kiakili.

Tundalako lakupendezwa nilipi Tundalangu lakupendezwa nindizi na kwa kweli kila mara napata furaha ni kila ndizi Kila ndizi nitamu laini na rahisi kuliwa Lakini pia inanikumbusha kumbukumbu nzuri za ututo wangu Nilipokuwa mdogo kila asubuhi tulikulandizi nyumbani na mara nyingine tulipewa ndizi kama zawadi ndogo pale tulipokuwa safarini Ama tukitambea tuna familia Hii imefanya ndizi kuwa zaidi ya tunda kuangu Nihisia za furaha na usalama Napenda ndizi kwa sababu zinafaa kwa kila wakati ikiwa asubuih, ndizi inaeza kuwa sehemu ya kiamsha kinywa ya kuchenguvu ikiwa ni mchana ama baada ya kazi Naeza kuwa rahisi ya kuondoa njaa kidogo Pia ndizi ni tunda lilonipa nguvu wa hsraka na mara nyingi napenda kula ndizi kabla kunya kazi nzito mamichezo kwa sababu Inanipa ile stamina na hitaji kwa upande waladha, ndizi inamchanganyiko mzuri wa tamu na laini na mara nyingine napenda kuipika kwenye chakula kingine kama vile smoothie ama wali matunda Hii inafanya ndizi kuwa tunda linalofaa kila wakati na kila kipande ninachokila kina nifanya nijisikia furaha na kuridhika ndizi pia ni rahisi kubebwa kwa hiyo kila mara inaweza kuiweka mfukoni ama kwenye mkoba Nikitembea na hiyo nafanya iwe tunda kupendeza kwa maisha kila siku Kwa kifupi ndizi si tutamu na yenyenguvu bali pia ni tunda, inaonuhusisha na kumbukumbu, nzuri, furaha na urahiio maisha kila siku. Hiyo ndiyo sababu ndizi, ndiyo tunda langu la kupendezwa. Kwa hivyo, nasema kuwa ndizi, ndiyo tunda langu la kupendezwa kwa sababu kila mara ni kikulandizi napata furaha. Na kila ndizi naipata ni tamu, ni laini, na rahisi kukula. Na pia naweza changanya na matunda mengine na kutengeneza smoothi na kuinywa ikiwa pamoja na yale matunda mengine.

Unashugulikia wateja vipi? Naweza sema kwamba mimi napendelea kushugulikia wateja kwamunyenye kevu na utulivu, kwa sababu kila mteja nitafauti na kila mmoja anahisia na matarajio yake. Kila mara napojibu mteja napenda kwanza kusikiliza kwa makini ili nielewe tatizo ama hitaji lake. Mara nyingi wateja wanapozungumza situu wanataka suluhisho bali wanataka pia kusikika. Kwa hivyo nasikiliza kwa makini bila kumkatiza na mara nyingine ni kitoa swali kidogo ili kuhakikisha kwamba nimempata kila kitu alichotaka kusema. Baada ya hapo napenda kueleza suluhisho au hata hatua kwa wazi. Sio vizuri kumwambia mtenja kwaba kitu ambacho hakileweki au kinachoweza kumchanganya zaidi. Kwa mfano ni kifanya kazi ya tech support, na dharia rahisi ni kueleza kwa rulugha rahisi jinsi ya kutatua tatizo hatua kwa hatua bila kutumia maneno magumu ya kifundi hii ina mfanya mtenja ajisikie mwenye raha na kuamini kuwa tatizo lake litashugulikiwa pia nasisitiza umuhimu waheshima kila wakati mara nyingine wateja wanakuwa na hasira au wamechoshwa na tatizo na kwa wakati huo mimi huo nasalia mtulivu na kuchukua hisia zao kibinafsi. Badala yake napenda kwenyesha kuelewa na mara nyingine kutoa maneno ya faraja pamoja na suluhisho Hii inanisaidia kuunda husiano wa kuaminiana kati yangu na mteja na mara nyingi hufanya wateja warudi tena na tena Njabu la mwisho, mimi napenda kufuata hadi mwisho. Sio tu kushugulikia tatizo mara moja kisha kumwacha mteja, bi bali na hakikisha guwa kila kitu kimekamilika mteja amefurahi na najua hatua za badaye kama tatizo likirudi Hii inaimarisha imani na heshima kwa huduma yangu. Kwa kifupi ningese ningisema kuwa mimi hushugulikia wateja kukusikiliza kwa makini, kutoa maelezo rahisi ya wazi, na kudumisha uvumilivu na heshima na kuhakikisha kuwa kila kitu kimekamilika na hii njia inafanya wateja wajisikie kuthaminiwa, kueleweka, kurithika na kuniamini kama muhudumu hao.

Je, unapenda kwenda pwani? Ndiyo, napenda sana kwenda pwani na kila mara nikipata nafasi huwa najihisi kama nimepewa zawadi fulani maishani. Pwani kwangu ni mahali pa kupumua, ni mahali pa kuwacha mizigo ya mawazo na kurudi kuwa mimi tu nikifika pwani. Kitu cha kwanza kinacho nigusa ni harufu ya bahari na ile sauti ya mawimbi yanapogonga ufukwe kwa taratibu na yakirudi tu sauti hiyo ya bahari na mawimbi ya kikongo ufukwe. Hunituliza sana hata kabla sijakka ama kufanya chochote Napenda pia kukaa pwani nikiangalia maji yakijaa na kurudi Kuna kitu kinanifundisha pale ni kama kwamba mambo huja na huenda na maisha yanaendelea Lakini mara nyingi nakaa tu kimya miguu iko kwenye mchanga na mawazo yanatulia polepole simu naweza kueka pembeni nisikimbilie chochote na pwani huwa nahisi ni kama yanipa nafasi ya kuwa kwawepo yaani kufurahia wakati uliopo bila haraka na pia napenda pwani kwa sababu ya huru wake, unaweza kutembea bila vyatu, ukavaa nguo nyepesi, ukacheka bila presha, hakuna mtu anayekuhukumu, watu wako pale, hufurahia maisha na hiyo hali inaambukiza pia, ata wewe unajipata unataka tu kufurahia maisha. Na mara nyingine naweza kuogelea kidogo ama kuvaa nikai kivulini nikitazama watu wakipita, watoto wakicheza na wavuvi wakifanya kazi zao Hii maisha ya kawaida inanifurahisha sana na chakula cha pwani pia kinapendeza Samaki wa kukaanga, nazi ama hata maji baridi tu ya kunywa ukiwa kwa jua linakuchoma kidogo Kila kitu kina ladha tofauti ukiwa pwani na nikama mwili wote unafunguka na kufurahia Kwa ujumla ningesema kwamba napenda kwenda pwani kwa sababu inanirudisha katika hali ya utulivu na furaha ya msingi na inanifanya nijisikie mwepesi, nijisikie nikona huru na nikiwa nimeunganishwa na asili. Na kila nikiondoka pwani narudi nikiwa na amani moyoni na nguvu mpya kuendelea na maisha na ile hamu ya kutaka kurudi huko uchukunye nijibarizi na nitulie na niweze kufurahia na maisha yangu na kufanya burudani zinazonifurahisha.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Nasema kwamba, ninapenda sanaa ambayo inaniambia kitu bila maneno mengi. Hasa, sanaa ya michoro, mapicha za kuchorwa kwa mkono. Unapenda sanaa za kuchora, ama kuangalia michoro, inaonyonyesha maisha ya kawaida ya watu, mtu wa amekaa, mama kwa sokoni, mtoto wa anacheza, ama mtu anatazama, mbali akiwa kimya. Aina hii ya sanaa mimi, huhisi ni kama inaniguza sana kwa sababu inanifanya ni jione ndani yake. Naweza kuangalia michoro, moja, kwa muda mrefu nikijaribu kuelewa. Huyo mtu alikuwa anafikiri ya nini na anapitia nini maishani. Napenda sana ambayo si lazima iwe maridadi zaidi. Michoro yenye mistari, isiyo sawa, rangi, zilizo mwagika kidogo. Au uso ambao haujakamilika kabisa. Hapo ndipo nahisi uhalisia inanifanya nikumbuke kuwa binadamu siwa kamilifu na uzuri uko kwenye makosa madogo madogo. Sanaa ya aina hiyo hunifanya nijisikie huru kwa sababu inanionyesha kuwa hata mimi naweza kuonyesha hisia zangu bila kuogopa kuhukumiwa. Pia napenda sana sanaa na inayohusiana na utamaduni, michoro ya kiafrika, vinyago, mapambo ya kenyeji ama picha zinazo onyesha maisha ya jadi. Hizi hunikumbusha mizizi yangu, watu wangu na historia yetu. Kuna nguvu fulani unapokutana na sanae inayo kufanya useme Hii ni sisi na sisi ni hii inanijaza fahari na hisia ya kuhusika mbali na michoro pia nazasema kwa mba Napenda pia sana za muziki Hasa muziki unaoguza hisia Muziki wa pole pole wenye maneno ya maana na hata instrumental bila maneno Muziki nao ni sanaa na mara nyingi hunisaidia kueleza hisia ambazo siwezi kusema kwa maneno Kuna siku nayo na niko kimya Lakini muziku unaelewa kabisa Ninachopitia Kwa hivyo na yasama kwamba sana ni nayo ipenda ni ile inayogusa moyoni ile inayonifanya nifikirie nihisi au nikumbuke jambo fulani na si lazima iwe ghali ama marufu kama imenifanya nisimame kidogo Nipumue na nijone ndani yake Basi hiyo sana imenifikia na imenitosha.

Unajistawisha vipi wakati walikizo? Wakati walikizo naezapenda kusema kwamba mimi napenda kujistawisha kwa njia ambayo inachanganya kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Kwanza kambisa napanga kidogo rat ratiba ya likizo. Si lazima iwe ya kitaalamu lakini angalau ni muongozo mdogo niwa nini nataka kufanya mara nyingi. Napendelea kuanza tu siku kwa kupumzika bila kuharakisha, labda kwa kusoma, kitabu kidogo, kufurahia kahawa ama kuangalia tu mandhari nzuri pale nilipo nilipo. Na hii hufanya akili yangu na mwili wangu upate kutoa ile stress za kazi na masomo ya kawaida. Bada hapo napenda kuzingatia mazi mazingira ya asili kwa mfano likizo inaezakua. Fursa ya kuenda ufukweni, milimani, ama mahali tu patulivu, ambapo naeza kutembea, nipumue hewa safi, nione mandhari mazuri. Na kila wakati nikiona mandhari safi nahisi mwenye furaha na amani moyoni na mara nyingi napata zile fikra, fikra mpya za maisha na vile nitata nitakavyotatua shida zangu za kila siku za maisha za kazi ama za masomo. Na pia mimi hupenda kutumia likizo kujaribu mambo mapya kama chakula kipya, michezo, ama shuguli ingine tu ya jamii.Ama kujifunza kutu kitu kipya, ama kutafuta kazi, kufanya kama tu side hustle. Lakini hii yanifanya likizo isiwe isiwe tu ile ya kutovutia Bali iyo inafuraha kidogo, napata kubukubu nzuri ambazo zinakaa nami kwa muda mrefu. Lakini pia napenda kuwa na muda wakufikiria kibinafsi, kuzingatia malengo yangu na kupanga maisha yangu kwa utulivu zaidi baada ya kurudi kwenye shuguli zangu za kila siku. Kwa hivyo naeza sema kwamba mimi kujistawisha wakati walikizo ni mchanganyiko wa kupumzika kufurahia asili, kujaribu vitu vipia, kujivinjari kwa manthari na kufikiria tu maisha yangu kwa pikibede kwa kibinafsi Kwa hivyo hili ama hii huwa inafanya likizo yangu kuwa ya maana Likizo inakuwa yenye furaha na rikizo inakuwa yenye kumbu kumbu safi, na inanikia kabisa kimwili na kihisia.

Je umewahi jifunza kupiga gita ndiyo nimewahi jifunza kupiga gita na ilikuwa safari yenye changamoto lakini pia yenye furaha sana nilianza kwa hamu tu sio kwa sababu nilitaka kuwa msanii mkubwa la hasha bali kwa sababu nilipenda sana muziki na nilikuwa nataka kuelewa kwa undani zaidi. Mara ya kwanza kushika gita haikuwa rahisi kabisa vidole, vilikuwa vinaniuma, nyuzi zilionekana ngumu na sauti haikuwa inatokea vile nilivyotarajia ama vile nilivyotaka Lakini hata hivyo kulikuwa na kitu kilinivutia nikaendelea tu kujaribu Nilianza kujifunza zile kodi za msingi, nilieka peke yangu Mara nyingine nikiangalia video, mara nyingine nikisikiliza tu na kujaribu kueka jinsi mwalimu wangu na rafiki zangu walivyokuwa wakicheza na kuna siku nilijaribu kodi moja Kwa dakika nyingi bila mafanikio lakini nilipofanikiwa kuipiga vizuri kwa mara ya kwanza nilihisi mtu mwenye furaha kubwa sana ilikuwa ni kama ushindi mdogo wa binafsi na hapo ndipo nilijua kuwa uvumilivu una faida yake. Na kile kilicho nilichokipenda zaidi kuhusu kujifunza gita ni ile hali ya kukaa kimya na muziki wako mwenyewe unapopiga gita yako na kuzungumza na nafsi yako kuna wakati nilikuwa napiga gita nikiwa na mawazo mengi kichwani lakini kadri nilivyoendelea kupiga mawazo yalikuwa yanatulia polepole. Naeza sema kwamba gita lilinisaidia sana kihisia hasa siku ambazo nilihitaji utulivu Lakini changamoto kubwa kulikuwa muda wananithamu kujifunza gita ilikuwa inahitaji kurudia na kurudia Kwa hivyo ilikuwa inakula muda sana nasi kila siku nilikuwa nakuwa na nguvu na ile hamu ya kucheza Lakini kuna nyakati niliacha kwa muda Kisha nikarudi tena Lakini kila niliporudi nilikuwa nimejifunza kitu kimoja muhimu kwamba si lazima niwe mkamilifu muhimu ni ninaendelea hata kama sikufika kiwango cha juu sana cha usanii najivunia kwamba nilijifunza na hadi wa leo nikishika gita na kupiga kodi chache tu bado nahisi ile furaha ya mwanzo kwa sababu ilinifundisha subira, kujifunza kwa hatua ndogo ndogo na kufurahia safari, si mwisho tu kwa ujumla naeza sema kwamba kujifunza kupiga gita kwangu haikuwa tu kuhusu muziki, bali ilikuwa kuhusu kujijua, kujipa muda na kujieleza bila maneno.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Mchana mara nyingi naweza sema kuma napendelea kula chakula kinachoni pima, kinachoni panguvu na kinachoni wezesha kushughulika na kazi zangu za siku hadijioni. Kwa kawaida napendelea chakula cha mlo kamili ambacho ni rahisi lakini kinafaa kwa mwili kama wali na nyama ama samaki pamoja na mboga za kenyeji. Na hii na inifanya nipate nguvu za kundelea bila kuchoka na pia hufanya kuwa na hisia nzuri baada ya kula si kulegea sana wala kuwa na njaa haraka pia mara nyingi napenda kuweka sehemu chakula cha proteini kama kuku kama samaki kwa sababu proteini husaidia mwili kujenga nguvu na kundelea na shughuli bila shida na pia mboga za rangi pia hua sehemu muhimu naweza sema kwa sababu hutoa vitamini na nguvu za mwili pia mara nyingine napenda kuweka chakula kidogo cha karanga ama viazi ambacho kina nifanya nijisikie ni kona ile shibe kwa muda mrefu lakini jambo muhimu kwangu ni chakula kukua kitamu na rahisi kuliwa hakuna haja kupika vitu vingi sana mchana ama vitu ni vina vyo kusanya muda mwingi na pendelea kitu ambacho kinafaa kina ladha nzuri na kina nipanguvu na nirahisi kupika ama kutayarishwa na pia mara nyingine napenda kujaribu chakula kipya labda, mchanganyiko wa vienyeji ama chakula chakima taifa ili mchana usijuje ukakuwa tukila mara unahauridhishi ama uwe na na ladha mpya lakini kwa kifupi nawe zasama kwamba chakula nachokula mara nyingi mchana ni mlo kamili, unahoni panguvu, mwenye protein nyingi, mboga na ladha nzuri lakini kuna jaribu sana kuepuka na chakula ambacho kinaweza fanya nipatwe na magonjwa ya kuishi kama shinikizo la damu ama protein sana sana chakula chenye chumvi nyingi, chakula kilichokaangwa chenye mafuta mengi Napendelea sana sana chakula, chenye lishebora, protini, madini, madini yanayohita jika na mwili na hii hufanya mchana kwangu uwe rahisi, uwe wenye tija, niweze kufurahi na unanisaidia tu kuendelea na kazi zangu bila uchovu ama bila kuhishiwa na nguvu.

Je unapenda upepo ama AC? Ningesema kwamba mimi binafsi napendelea upepo wa kawaida kuliko AC. Kuna kitu fulani kuhusu upepo mbacho. Kinanigusa moja kwa moja kama binadamu. Sio tu kama njia ya kupoa. Hapana, upepo unapovuma hata kama ni kidogo tu, nahisi kama mazingira na pumua pamoja nami Unakaa dirishani ama nje kidogo, upepo unapita pole pole, unapiga uso wangu, unapeperusha pazia, unapeperesha unapeperusha majani ya mti na hapo nasikia akili imetulia. AC kwangu ni sawa tu pale inapohitajika lakini hasaa kama joto ni kali sana au uko kwenye ofisi iliofungwa inafanya kazi yake, inapunguza joto haraka lakini mara nyingi, nahisi ni baridi ya kulazimisho, kuna wakati AC ina inanifanya niisi kama niko hospitalini au kwenye chumba kisicho na uhai ukikaa muda mrefu, mwili unaanza kukauka, puwa, koo hata kichwa kinaeza kukuuma na hapo dipo na kosa ile uhalisia wa hewa ya kawaida. Upepo wa kawaida unafaida nyingine pia, unaharufu ya mazingira, labda harufu ya mvua, harufu ya udogo harufu ya miti, harufu ya bahari kama uko pwani na kathalika. Kwa hivyo nasema huu upepo wa mazingira huwa unakumbu kumbu Unanikumbusha nyumbani, unanikumbusha utotoni ama hata jioni tulivu baada ya siku ndefu. Wakati mwingine nakaa tuu kimia dirisha langu liko wazi, upepo unaingia na hapo mawazo inapungua taratibu bila mimi kujilazimisha. Pia naweza sema kwaba usingizi wangu huwa mzuri zaidi nikiwa na upepo wakawaida. Labda ni sauti ndogo ya ule upepo ama hewa iliobadilika taratibu. Lakini nahisi mwili unalala kwa amani zaidi. AC ikiwashwa siku kucha mara nyingi naamka nikiwa ni mechoka ama nasikia nimebuana na kifua na koo cha na koo yangu imekauka. Kwa hivyo kwa ujumla naeza sema kwamba ingawa AC ina nafasi yake, mimi napendelea upepo unanifanya nijisikie huru, nijisikie hai na karibu zaidi na mazingira ni baridi ya asili ya pole pole na ya ukweli na hiyo diyo inanifaa zaidi. Kwa hivyo naeza sema kwamba napendelea upepo wa mazingira sana kuliko AC.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Ninaishi katika nyumba ndogo lakini ya starehe yenye chumba kimoja kikubwa, jikoni ndogo na balkoni kidogo hapo nje ambapo mara nyingi napenda kukaa pale asubuhi ama jioni nikiota jua ama nikinywa chamcha ama nikila chakula changu cha jioni nikitazama mawingu, nikitazama anga usiku na kutazama nyota. Nyumba yangu hiko katika eneo tulivu kidogo penye miti midogo na barabara ambazo si nyingi na za kelele. Napenda mazingira haya kwa sababu yananifanya nijisikie mtulivu na pia ni rahisi kuzingatia kazi ama masoma yangu bila msongamano wowote Nilihamia hapa takriban miaka mitano iliyopita na nikiwa Nimeanza kuzoea mazingira haya nimegundua kwamba kuna vitu vingi vya kupendeza kwanza kuna mandhari nzuri karibu na nyumba kama mitaa yenye miti. Na mara nyingi hupita ndege na wanyama wandogo. Hii inanipa hisia nzuri na asili hasa pale inapokuwa na muda kidogo kupumzika baada ya siku ndefu Kipengele kingine ninachopenda kuhusu eneo hili ni ukaribu na vitu muhimu. Kama maduka madogo, hospitali ndogo, maeneo ya burudani iko karibu na mji. Kwa hivyo kwa kweli ni raisi kupata kila kitu ninachokihitaji bila kutumia muda mwingi. Na hiyo inafanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha, pia napenda kusema kuwa nahisi salama na mwenye raha pia majirani wapo, wa karibu na wakisaidiana, hakuna kelele nyingi za usiku, na kwa kweli kuna hali ya utulivu ambayo inafanya nijisikie vizuri kimwili na kifikra na niweze kushughulikia masomo yangu ama kazi zangu za kila siku. Kwa kifupi naeza sema kwamba nyumba yangu ya eneo ni ninaloishi ni tulivu, ina mandhari mazuri, lina kila kitu ninachohitaji. Ni jambo ambalo linanifanya nijisikie mwenye furaha, amani moyoni na mtu ambaye ameridhika kila siku na mwenye utulivu, wa kifikra na moyo.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Naweza sema kwamba jioni napenda kula chakula kilicho wa rafiki na mwili na pia kinachonipa ili hali kutulie baada ya siku ndefu. Mara nyingi napendelea mlo harisi lakini wakutosha kama wali ama ugali, ugali mdogo na nyama ama samaki pamoja na mboga za kenyeji. Hii inanikia kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu, nguvu kidogo bila kunifanya nijisikie kulegea au kuwa njaa haraka. Mara nyingine pia napenda pia kula chakula kidogo cha proteini kama mayai, ama samaki wa kukanga, hasa pa lea nilepo kuna shughuli nyingi mchana na nataka kumaliza siku nikiwa mwili na akili zikiwa fresh mboga za rangi pia hua sehemu muhimu kwa sababu zinatoa vitamini na kunifanya nijisikie vizuri si tukimwili bali pia kifikira kunanasema kwamba, jioni pia mara nyingi ni muda kupumzika na kufurahia chakula na nikikula chakula kizuri, chakula chenye lishebora, chakula chenye protein, chakula kama wali, ugali, kinachonipa nguvu mwilini, nikiwa na marafiki na familia Napata furaha zaidi na mara nyingine ni fursa kuzungumza nao, tunacheka, tunashirikiana, matukio siku nzima, tunongea kila mtu anasema alichofanya siku kama alieza kukitimiza na hii hufanya chakula cha jioni kuwa si tulishe bali pia ni tajiriba ya furaha na amani kwa kifupi naweza sema kwamba chakula ni nachopenda kula jioni ni mlo rahisi lakini mlo wenye lishebora mlo wenye proteini, mlo wenye mboga za rangi mlo wenye ladha nzuri mlo unaonipa ile nishati, ile furaha na hile utulivu, wamoyo, kifikira na mwili baada ya siku ndefu kazini ama sikundefu nikio shuleni ama hospitalini mahali nafanya kazi yangu.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Hili nikamilisha kazi kwa wakati mimi huanza kwanza kwa kujipanga kichwa ni hata kabla sijaanza kazi yenyewe. Najifunza kujuliza kazi hii inahitaji nini hasa. Ni hatua zipi ndogo ndogo zinazo hitajika. Nikishajielewa hivyo kazi hua hayonekani nzito sana. Inakua ni kama safari ndefu ambayo nimeigawanya vipande vipande na kila kipande kina mwanzo na mwisho wake. Halafu napenda kuweka mpangilio wa muda Lakini siko kujibana sana Najua wezo wangu Najua nisangapi wanafanya kazi vizuri zaidi Kwa hivyo kuna muda akili yangu iko fresh Kuna muda akili yangu imechoka na kwa hiyo napanga kazi ngumu nifanya wakati akili yangu iku vizuri kama asubuhi ama mpema mchana kazi ndogo ndogo naziacha kwa muda ambao nguvu na sikia imepungua kidogo na hii hunisaida nisiwe na ile stressi ya pia kazi isisukumwe hadi dakika ya mwisho. Jamb lingine muhimu sana kwa ngu ni kuondoa vitu vinavyo ni vuruga. Ni kifanya kazi, napunguza kushika simu bila sababu, na jaribu kukaa mahali patulivu, na najipa muda maalumu kuzingatia kazi moja. Sifanyi mambo mengi kwa wakati moja kwa sababu, nimegundua hiyo unichelewesha zaidi, ni kizingatia jambo moja, nalimaliza haraka, na kwa ubora. Pia mimi hujiwekea malengo madogo madogo nikimaliza hatuwa moja na jipa pongezi kidogo hata kama ni kupumzika kwa dakika chache ama kunywa maji. Hii huo nasikie na inanipa motisha ya kuendelea na pia kazi inapokuwa ndefu hii njia hunisaidia nisiwe na uchovu wa akili ama kukata tamaa. Mwisho, mimi hujifunza kutokukawia kwanza. Maranyingi kazi huonekana ngumu kabla hujaanza, lakini ukianza tu unaona siyo mbaya vile ulivyo dhani. Kwa hiyo, najisukuma kwanza mapema, hata kama ni kidogo kazi kisha anza, mwelekeo wake hujipanga wenyewe. Kifupi ningisema kwamba mimi hukamilisha kazi kwa wakati wa kujipanga, kugawa kazi vipande, kutumia muda vizuri, kuondoa vitu vinavyo nivuruga na kwanza kazi zangu mapema Nikifanya hivi huwa naona inanifanya nifanya kazi kwa utulivu, kazi bila presha na nihisi kuridhika nikimaliza kile ninachopanga kufanya.

Unacheza na nani mara nyingi? Ningesema kwamba mara nyingi mimi hucheza na watu walioko karibu na mimi. Haswa marafiki zangu na wakati mwingine, ndugu zangu. Inategemea sana aina ya mchezo na muda nilionao. Kama ni michezo ya kawaida tu ya kujiburudisha, mara nyingi ni marafiki. Wale ambao tunaelewana kirahisi, tunacheka bila kujisitiri na hakuna presha ya kushindana sana. Tunacheza kwa ajili ya kufurahia muda, sio kushinda tu. Kuna nyakati pia, nacheza na watu wa kazini ama majirani. Hii hutokea kwa saa, baada ya kazi ama pale wikendi, pale kila mtu anapotaka kupunguza mawazo yake ya kazini. Michezo kama hiyo, hunisaidia kuwajua watu, kwa upande wao, wa kawaida, sio ule tu wa kazini. Unaona mtu anacheka, unaona mtu anachoka ama anapoteza mchezo na bado anafuraha. Hapo ndipo mahusiano yanajengwa, pole pole, bila kulazimishwa. Nikiwa nyumbani ama nikikutana na familia Pia nacheza na ndugu zangu Hapa mara nyingi si michezo ya kushindana sana Ila ni ya kufurahisha tu tunaweza kucheza michezo midogo, kuhadithiana au hata michezo ya simu. Kitu kizuri kuhusu kucheza na familia ni kwamba Kuna uhuru na ukaribu wa kipekee Hakuna mtu anajifanya Kila mtu yuko vile alivyo Kuna wakati pia nacheza peke yangu hasa kama ni mchezo wakufikirisha ama wa kupumzisha akili sana sana michezo ya bodi hii unisaidia kujitenga kidogo na kelele za watu na kujisikia nikiwa huru Lakini kwa ujumla ningesema kwamba napendelea kucheza na watu kwa sababu kucheza kuna kuwa na ladha zaidi ukiwa na mtu wa kushiriki naye kwenye kicheko kwenye ushindi ama hata kwenye kushindwa Kwa kifupi ningesema kwamba mimi hucheza zaidi na marafiki na ndugu na wakati mwingine watu kazini ama majirani Kilicho muhimu kwangu ni sinani hasa ila ni hali ya kucheka kuwa huru na kufurahia muda bila stress yoyote michezo kwangu ni njia ya kunganisha watu na kuifanya maisha yawe mepesi kidogo.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Ili kuongeza uzalishaji wangu, napenda kutumia mchanganyiko wa mpangilio, nidhamu, na mbinu za akili. Kwanza napanga kazi zangu mapema, si na kuanza bila mpango. Kwa kawaida, ninaandika listi ya mambo muhimu ya kufanya siku hio, na kipaumbele cha kazi kubwa ama changamoto zaidi, kugawanyo mwanzoni kwa sababu akili yangu bado iko freshi na inafanya kazi vizuri zaidi pili napendelea kuzidisha ile fokasi yangu hii namaanisha kuondoa usumbufu wowote unaoweza kuingilia kazi kama simu zisizo za lazima, kelele za mazingira ama kuangalia mitandao ya kijamii bila mpangilio wowote napenda kupanga muda maalumu wa kufanya kazi bila kusisitizwa na wakati mwingine napumzika kidogo bada ya masaa fulani ili akili isichoke la tatu pia napenda kutumia mbinu za kazi kwa utaratibu. Kila hatua ninayofanya inakuwa na malengo yake na nitahakikisha kila kitu kime kamilika kabla ya kuanza hatua inayofuata. Na hili hufanya kazi iwe yenye ufanisi na unakuwa na ile kurithika kidogo kila baada hatua inayokamilika. La nne pia mimi pia hujaribu kujifunza mbinu mpya ambazo zinaweza kunirahisishia kazi kwa mfano kutumia teknolojia za kisasa, zana za digitali ama zile automatization kwenye kazi zinazo jirudia rudia. Hii inanisaidia kupunguza muda, unaotumika kwenye mambo ya kawaida na kunipa nafasi ya kushugulika na kazi zinazo hitaji akili zaidi. Kwa hivyo, kuongeza uzalishaji wangu, mimi naweza sema kwamba ni mchanganyiko wa mpangilio, ni mchanganyiko wa nidhamu, ni mchanganyiko wa mbinu za akili, ni mchanganyiko wa mbinu za kazi za utaratibu, na ni mchanganyiko wa kujifunza mbinu mpya. Na hii njia hufanya kazi iwe rahisi, iwe kazi yenye tije, iwe kazi yenye kuridhisha na inanikinia kimawazo na kihisia.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima niliojifunza maishani, ni kuwa na uvumilivu, ni kuwa na utulivu, na ni zimekua ni silaha kubwa zaidi sana kwangu. Nilijifunza hivi kutokana na changamoto mbalimbali na maisha ya kila siku ambapo. Mara nyingi mambo hayakuwa yanaenda kama nilivyoyapanga. Kila wakati nilijaribu kuharakisha ama kukasirika na mara nyingi nilishia kufanya makosa au kuumiza wengine bila sababu lakini nilipoanza kusimama kidogo, kufikiria na kutathmini hali kabla kuchukua hatua mambo mara nyingi haya ilikuwa rahisi na matokeo yake yalikuwa mazuri zaidi pili. Nimejifunza kuwa kujifunza kutokana na makosa ni muhimu zaidi kuliko kuyatenda kwa hasira au huzuni Kila tukio lilonishinda ama kunichanganya lilikuwa somo la thamani. Nilijifunza kuangalia kila tatizo kama fursa ya kujua kitu kipya badala ya kuangalia kama kikwazo pekee. Na hii inanisaidia kutochukizwa au kukata tamana kuendelea mbele kwa matumaini na mtazamo mzuri Tatu, hekima yangu kubwa ni kuwa heshima ya kusikiliza wengine hufungua milango Nilijifunza kwamba kila mtu ana mtazamo wake na kila mtu anathamani yake Kwa hiyo, kusikiliza kumakini na na kuheshimu wazo ya wengine mara nyingi kunasaidia kuepuka migugoro na kujenga uhusiano mzuri. Kwa kifupi ningesema kwamba hekima nilizojifunza ni moja hekima ya uvumilivu na utulivu, hekima ya kujifunza kutokana na makosa na hekima ya kusikiliza wengine ili kufungua milango na kuweza kuzuia migogoro. Na ningesema kwamba hizi hekima zimenifanya nijisikie mtu mwenye dhabiti, mtu kuwa na amani, ya ndani na mtu ambaye nafanya maamuzi, yenye busara, maishani mwangu na kwenye kazi zangu na mambo yangu yote kwa jumla.

Unapenda kununua vitu wapi? Mimi napenda kununua vitu, sehemu, zinazo nifanya nijisikie huru, nasehemu ambazo zinanifanya nijisikie bila presha. Maranyingi, napendelea masoko ya kawaida au maduka madogo madogo kuliko sehemu, zenyema kelele mengi na haraka haraka. Kwenye maeneo haya na jihisi kama ni na muda wangu na weza kuangalia kitu taratibu, kuuliza maswali, hata kuzungumza na muzaji kidogo bila mtu kunisukuma nifanya uamuzi wa haraka. Hiyo inanifanya nijisikia vizuri zaidi kama mnunuzi pia napenda sana kununua vitu mahali ambapo ubora uaonekana wazi. Sio lazima iwe duka kubwa au la kifahari hapana. Cha muhimu kwangu ni kuona kitu, ni kishike, ni kitathmini mimi mwenyewe. Kama ni nguo napenda kuzishika, nijue kitamba, nijue kama kitadumu, na kama ni chakula napenda kuona usafi, napenda kuona usafi na mazingira yake. Hapo dipo najisikia kuwa nimefanya uamuzi mzuri na si wamuzi ule wakubahatisha. Kuna wakati pia napenda kununua vitu mtandaoni hasa, kama najua ni nacho kitafuta tayari. Hii ni rahisi na inasaidia kuokoa muda, hasa kama ni kwa bizi ama sitaki kutoka nje. Lakini hata mtandaoni napenda kuchukwa muda, kusoma maelezo, kuangalia picha vizuri na kuona maoni ya watu wengine. Sifanyi manunuzi kwa pupa hapa na napenda kujaha kikishia kabla sijabovya ile batoni ya kununua. Kila kitu kingine kinachonifanya ni pende mahali fulani pa kununua ni huduma ya wateja, ni kihudumiwa kwa heshima Hata kama sita nunua kitu siku hiyo, nitai kumbuka ile zehemu Kuna maduka mbayo ni merudi maranyingi, si kwa sababu yana bei chini hapana Lakini bali kwa sababu watu wake, wafanya kazi wake, wanajua kuzungumza na mteja, hawalazimishi na wanakuwaacha wa uamuwe mwenyewe Kwa ujumla ningesema kwamba mimi napenda kununua vitu mahali penye utulivu, mahali penye heshima, mahali penye uhuru, wakuchagua, sifuatili ma klele wala presha hapana, nataka nijisikia nimeridhika na uwamuzi wangu, na nihisikuwa kile nilicho nunua kinaendana na mahitaji wangu, sio tu kwa sababu nilishawishi wa mahali, hapo ndipo huwa unasikia manunuzia yana kuwa ya maana, sana kwangu.

Unafuata matukio ya kimataifa ndiyo mimi napenda kufuatiliaa matukio ya kimataifa Hasaa yale yanaoathiri maisha ya watu au yanao husiana na maendeleo ya dunia Mara nyingi napenda kuangalia habari, kupitia televisheni, kupitia tovuti za habari ama mitandao tu ya kijami kwenye simu yangu lakini nikizingatia vianzo vinavyo aminika pia Hii hua inanisaidia kuwa na ufahamu, wa mambo, yanayotokea nje ya nchi ama kuelewa muktadha wa dunia kwa jumla Napenda pia kufuatilia matukio kama mabadiliko ya kisiasa mambo ya mazingira, mambo ya teknolojia na michezo ya kitaifa kama michezo ya mpira wa miguu Kwa sababu kila moja inahistoria na maana yake kwa mfano Tukio dogo la kisiasa linaweza kuwa na athari kubwa kwenye uchumi na usalama wa watu na hivyo kufuatilia kunanisaidia kuwa na taarifa sahihi na kusaidia kupanga mawazo yangu kwa akili wazi na pia napenda kufuatilia matukio ya mataifa kwa sababu yananisaidia kufungua mawazo na kunipa fikira tofauti Ninapojua kile kinachotokea sehemu nyingine ya dunia, ninaanza kuona dunia tu sisi kutoka upande moja bali unapata unaelewa jinsi watu tofauti wanavyoishi jinsi watu tofauti wanapata changamoto na wanakabiliana hizo changamoto na suluhisho wanazozipata na kuzitafuta Hii hunifanya ama ufanya mjadala na mazungumzo yangu kuwa ya kuvutia na yenye maana Kwa kifupi ningesema kwamba kufuatilia matukio ya kitaifa kwangu ni njia ya kujua kinachoendelea duniani kupata maoni ya watu tofauti na kuwa na taarifa sahihi Hii ufanya nijisike niko tayari kimawazo na kuendeleza ufahamu wa dunia kwa kina sana.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kuchunguza mambo mapya. Hasa pale yanayo husiana na teknolojia, mambo yanayohusiana na historia ama afya. Napenda shughuli hii kwa sababu kila wakati ni naposoma na kuchunguza kitukipia, napata kumbukumbu mpya, napata ufahamu. Na naweza kupata pia mitazamo tofauti ambayo inaniwezesha kuelewa dunia vizuri zaidi kwa mfano. Mara nyingine napenda kuchunguza historia ya maeneo fulani au maendeleo ya teknolojia katika nchi fulani na hiyo hufanya nishike akili yangu ikifanya kazi kwa furaha. Pili napenda kutembea kwenye mazingira ya asili kama misitu, milimani, kulafukweni, kwenye bahari na hizi nishughuli ambazo hufanya nisikia kupumzika kima wazo na kimwili na pia kufungua macho yangu kuona mandhari nzuri na kujisikia mtu mtulivu. Kutembea pia hufanya kufikiria kwa utulivu na mara nyingi napata zile suluhisho za matatizo wakati nikiwa mbali na stressi zangu za kila siku. Tatu, mara nyingine napenda kushiriki na wenzangu ama familia katika shuguli ndogo-ndogo za burudani kama michezo ya kawaida, mazungumzo ya kina, kuangalia filamu ama hadithi tu nyinginezo. Shughuli hizi hufanya nijisikia mwenye furaha, mwenye kuridhika na kunisaidia kudumisha uhusiano mzuri na wale ninawapenda. Kwa kifupi, shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya kutembea kwenye asili na kushirikiana na wapendwa wangu. Shughuli hizi kufanya maisha yangu kuwa maisha yenye furaha, maisha yangu kwa maisha yenye maana na hunichangia katika kwa jiwangu, wakili na kihisia. Kwa hivyo unaweza sema kwamba? Hizo ndizo shughuli ambazo napendezwa nazo kwa sana.

Je, unapenda kuogelea? Ndiyo, napenda sana kuogelea. Na kwangu, kuogelea si tu mchezo au mazoezi ya mwili. Apana, bali ni kitu kinachonigusa mpaka ndani ya nafsi yangu. Kila mara, ninapokuwa karibu na maji, iwe ni kwenye bwawa, kwenye mto, kwenye bahari. Huwa najihisi, kama kuna mzigo fulani, unapungua moyoni mwangu. Maji yana namna ya kunituliza, kunifanya nisahau kelele za dunia. Hata kama ni kwa muda mfupi, ninapokuwa nikiogelea, napenda ile hali ya mwili kuwa mwepesi, unajua kwamba ukiwa ndani ya maji, mwili hauhisi uzito kama kawaida. Hapo ndipo nahisi kama mawazo pia yanakuwa mepesi, unaogelea pole pole, si kwa kushindana hapana, bali ni kwa kufurahia ule mwendo wa mwili na maji. Hata kupumua kunakuwa tofauti una lazimika kuzingatia pumzi langu na hiyo peke inakuwa ni kama hali ya kutulia fulani. Pia kuogelea hunifanya nijiskie nipo karibu zaidi na asili. Nikiwa baharini napenda kusikia sauti ya mawimbi, harufu ya maji ya chumvi na upepo unaopita wa mazingira juu ya uso wangu. Hapo huwa nahisi kama mimi ni sehemu ya mazingira sio mtu anayepita tu kuna wakati naweza kukaa majini kimya kabisa nikiangalia anga ama nikihisi tu maji yakinisongeza taratibu na huu utulivu huwa haununuliki zaidi ya hapo ningependa kusema kwamba najua pia kuogelea ni vizuri kwa afya inanisaidia mwili wote unanifanya nijiskie nime refreshi kabla kabisa baada kutoka majini hata kama nilikuwa nimechoka mawazo yamenizidi nikiogelea tu kidogo, natoka nikiwa na nguvu mpya, ni kama maji yanaosha uchovu, sio wa mwili tu bali pia wa kiakili. Si kila siku unapata nafasi ya kuogelea, hilo ni kweli, lakini kila inapopatikana nafasi, naitumia vizuri, na kwa kuimalizia kabisa naogelea kwa furaha, naogelea bila presha, bila kujiuliza, ninafanya vizuri ama vibaya. Ni mimi tu na maji kwa huo wakati. Kwa kifupi ningesema kwamba, mimi napenda kuogelea kwa sababu kunanituliza, kunanipa furaha, kunanifanya nijiskie huru na kunanirudisha kwangu mwenyewe. Ni moja shughuli chache ambazo huwa zinanifanya nijiskie hai kabisa, kimwili na kiakili.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Baada ya mchana mzito wa kazi ama masomo, mimi huanza kujianda kidogo kupumzika na kutulia. Mara nyingi napenda kuanza kupumzika kuanzia saa za jioni labda kuzunguka saa tano au saasita ili kuondoa stressi na kuchukua muda kidogo kuwa nafsi yangu tu. Wakati huu hua ni wakati wa kufikiria kidogo kuangalia mandhari au kusikiliza muziki mnyenyekevu. Jambo linaonifanya nijisikie mtulivu na tayari kuendelea na shughuli nyingine baada ya hapo mara nyingi napenda sherehe ndogo za jioni Si sherehe kubwa bali ni shuguli zinazonifurahisha kidogo Hii inaweza kuangalia filamu nzuri, kucheka na familia ama marafiki au hata kula chakula kidogo cha jioni kwa utulivu shughuli hizi ufanya mchana mzito usiwe mzito sana kihisia bali uwe na hisia nzuri za kufurahisha na amani na pia kabla ya kulala, mimi hujiandaa kwa kuzingatia usingizi mzuri. Hii ni pamoja na kuondoa vitu vyote, vinavyoweza kuingilia usingizi, kama kuzima stima, kuzima filamu, kuzima simu, kama simu ama kelele tu za mazingira. Na mara nyingine hufanya mazozi madogo ya kupumua ama kusoma kitabu kwa udogo tu kwa ufupi Hii ufanya akili yangu usikie umepumzika na mwili wangu uwe tayari kwa usingizi mzuri na pia wakati wa jioni ninapojifanya vizuri na kupumzika napata hisia za furaha na pata hisia za utulivu na zile hisia za kuridhika ni wakati wa kufurahia kile nilichofanikisha siku hiyo kujiandaa kwa siku inaofuata na kuondoa mawazo mabaya au stressi pia. Kwa kifupi utaratibu wangu wa jioni ni kupumzika, kusherehekea kidogo kwa furaha, kujiandaa kulala na kufurahia amani ya ndani. Jambo linalonifanya usiku wangu uwe mzuri na ukuwe usiku wenye tija na usiku wa kupumzika kama mtoto mdogo na usiku mwanana, usiku wenye usingizi tamu.

Aina gani ya filamu unazipenda? Napenda filamu aina ya thrillers zile zinazoleta msisimuko na ile hali ya kushikilia moyo bila kuwaja. Kwa mfano filamu au mfululizo kama prison break ambapo kila hatua unashangaa ni nini, kitakacho tokea kisha na kila ucheshi au njama inakweka ukiwa makini sana. Napenda aina hii kwa sababu huwa inafanya akili yangu ijishugulishe na sirahisi kulegea ama kupoteza ile focus kwenye filamu. Filamu za ina hii pia hufanya hisia zangu kuwa hai, najisikia, mimi ni binadamu mwenye msisi muko, unapokuwa unashuhudia jinsi wa husika, wanavyo shughulika, nachanga moto kubwa. Mara nyingine napenda pia kufikiri ya mbinu na mikakati wanaotumia. Jambo linalo lifanya ni kubalia akili yangu, kufanya kazi kidogo kwa sababu kukujaribu, kubashiri hati mayatukio fulani. Na pia zaidi ya hayo napenda uzuri uhalisia wa filamuhizi situ umichezo bali pia kuna historia, kuna mipango ya kisiri na jinsi kila kitu kina viunganishwa Hii hufanya filamu kuwa ya kufutia zaidi na mara nyingine Napenda kuangalia mara mbili ya matatu ili kutambua undani wake kwa jumla na niweze kutambua undani wake wote Kwa kifupi ningisema kwamba napenda filamu zenye msisi muko wa akili zinazo shugulisha akili ambapo kila hatua unashangaa moyo unadunda na akili unafanya kazi ukijaribu kubashiri hatima ya wahusika ni ninini kita kachafanyika badae. Filamu kama hizi hufanya usiku wangu au muda wangu wa burudani kuwa muda wa kipekee, muda ambao swezi usahau, muda unafurahisha na hauwachi kuchoka hata kidogo. Kwa hivyo ni filamu ambazo zinaridhisha sana na unabakia ukiwa mtu mwenye furaha na tabasamu ya kutaka kuona kipindi kingine.

Unawianishaje kazi na maisha ya kibinafsi Mimi napenda kujaribu kueka mipaka wazi kati ya kazi na maisha yangu wa kibinafsi Kwa sababu bila hiyo mipaka mara nyingi mtu hupoteza muda na kupoteza nguvu Kwa kawaida napanga siku yangu mapema nikitenga muda maalumu wa kazi na muda maalumu wa familia, muda maalumu wa marafiki na muda maalumu wa kupumzika Hili huwa linanisaidia kuhakikisha kuwa sijashugulika sana na kazi hadi kuathiri maisha yangu binafsi na pia sikupuuza kazi. Pili napenda kutumia teknolojia kwa busara kwa mfano wakati wa kazi napokea barua pepe ama ujumbe muhimu. Lakini baada ya muda fulani wa jioni napunguza kuangalia simu au kompyuta zinazohusiana na kazi. Hii inanisaidia akili yangu kupumzika na kuwa na muda kujishugulisha na mambo ninayopenda binafsi kama kusoma, kutembea ama kupumzika na familia tatu. Mimi hujaribu kupanga shuguli zangu binafsi kama kazi. Kwa mfano kama nina mpango wa kufika kwenye jimu ama kukuwa na marafiki zangu napanga muda huo kama sehemu ya ratiba yangu. Hii hufanya maisha ya kibinafsi yasikose na pia hufanya kazi kuwa ya tija kwa sababu unarudi kazini ukiwa na akili safi na moyo mzuri ya kwamba umeweza kufanikisha yale ambayo ulikuwa umeyatenga kuyafanya kwa muda fulani na wakati fulani kwa siku fulani. Na hatimaya pia napenda kujua lini kusema hapana. Hii ni muhimu sana kwa sababu kwani mara nyingine kazi inaweza kujaribu kuchuka muda mwingi na kujua kupumzika au kutulia mkazo kwenye maisha binafsi ni silaha ya kudumisha ule usawa. Kwa kifupi ningesema kwamba mimi naunganisha kazi na maisha kibinafsi kwa kueka mipaka, kutumia teknolojia kwa busara, kupanga shuguli binafsi na kujua lini kusema hapana. Hii njia hufanya maisha yangu kuwa ya utulivu, maisha yenye furaha na maisha yenye tija kwa kile upade.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Mwezi wangu ninaoupenda zaidi ni mwezi wa septemba hasa kwa sababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Kwa kweli mwezi huo unaleta hisia malumu kwangu kila mwaka napenda jinsi siku zinavyopungua kidogo joto la kiangazi na anga inavyokiwa safi na jambo linalonifanya nijisikie furaha na mwenye utulivu. Kwa kawaida mwezi huu unakumbusha kumbukumbu nzuri za utoto na sherehe za kuzaliwa. Nilipokuwa mdogo nakumbuka septemba ilikuwa ni mwezi wa furaha, ilikuwa ni mwezi wa zawadi ndogo, ilikuwa ni mwezi wa mikusanyiko wa familia na kucheka na marafiki. Hili liliniacha na kumbukumbu nzuri ambalo kila mwaka ninapofika mwezi huu, ninajisikia mtu mwenye furaha na shauku ya kusherehekea, siku yangu ya kuzaliwa. Zaidi ya hayo pia ningesema kwamba septemba hufanya niongeze motisha na matumaini mapya. Ni kama septemba ndio mwanzo wa mwaka mpya wa kipekee kwangu na mara nyingi najipata kwamba napanga malengo mapya ya mwaka huo. Kujaribu kuboresha maisha yangu na kutimiza ndoto zangu. Hili hunifanya namba hii inafanya mwezi huu kuwa muhimu si tu kwa sherehe bali pia kwa kuanza upya kifikra na kihisia. Kwa kifupi, ningesema kwamba septemba ni mwezi ninaoupenda zaidi kwa sababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa, ni mwezi unaoleta furaha, ni mwezi unaokuwa na kumbukumbu nzuri sana haswa za utotoni, ni mwezi unaonipa motisha ya kuanza mambo mapya maishani. Na pia ni mwezi ambao unanisaida kuangalia ni nini nilichokifaidi ama ni nini nilichokipata ambacho nilikuwa nimepangia mwaka ukianza. Kila mwaka mwezi huu wa septemba hunifanya nijisikie maalumu na mwenye kuungana na furaha ya ndani sana moyoni mwangu.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwekezaji wazi, usikivu na uwazi tu. Kwa kweli napenda kuhakikisha kila mawasiliano inakua rahisi kueleweka bila kutatiza au kuchanganya watu. Hii inamanisha nanga maneno yangu vizuri, nikieleza mambo kwa ufupi na kwa njia inayofaa. Kwa kila mtu anayesikiliza au kusoma pili, kusikiliza kwa umakini ni kipaumbele cha juu, sio tu kuzungumza, bali pia kuelewa upande wa pili, nikimsikiliza mwenzangu au mteja napata picha halisi ya tatizo mahitaji alionayo na hivyo kufanya mawasiliano kuwa ya tija zaidi. Kusikiliza pia ufanya mtu mwingine ajisikie, kusikika na kuthaminiwa, jambo linalosaidia kudumisha uhusiano mzuri kazini. Tatu napenda kueka uwazi katika mawasiliano Hasa linapokuja swala la matarajio, malengo ama changamoto zozote zile Nikieleza wazi kile kinachotarajiwa muda ama hatuwa zinazo hitajika napunguza uwezekana wakutoelewana au migogoro isiwe lazima ambayo inaweza kuzuiliwa Kwa kifupi ningesema kwamba kipaumbele changu, kazini, kwa mwasiliano, ni uwekezaji wazi, wa maneno kusikiliza kwa makini na kusikiliza kwa wazi haya mambo matatu unifanya kufanya kazi yangu iwe yenye tija, kufanya kazi yangu iwe enye fukara Inoongeza uhusiano mzuri, kati yangu na wafanyakazi wenzangu na inahakikisha kwamba kila mtu anaelewa na kushirikiana kwa usahihi Kwa hivyo, yale mambo ambayo nayapa kipaumbele kazini Kwa ajili ya mawasiliano ni uwekaji wazi wa maneno kusikiliza kwa makini wafanyakazi wenzangu na uwazi tu wa mambo yote yanayofanywa kwenye kampuni ama mahali pangu pa kazi.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi napenda kutumia mbinu mbalimbali, ambazo ni rahisi lakini zinatija. Kwanza kabisa napendelea kubeba mifuko ya kitambaa, niliponunua vitu madukani, badala kutumia mifuko ya plastiki ya kila siku. Hii ni njia rahisi ambayo inanisaidia kupunguza taka na kuokoa mazingira kwa kiwango kidogo lakini cha maana. Pili, napenda kujaribu kuepuka bidhaa zilizojaa plastiki zisizo muhimu kama vyakula vilivyofungwa kwa plastiki nyingi, badala yake napendelea kununua bidhaa ambazo, zimepakwa ama zimewekwa kwa karatasi, chupa za kioo au zile ambazo zinaweza kutumika tena. Hii inanisaidia kupunguza taka zinazochafua mazingira na pia kunifanya maisha kuwa bora na maisha kuwa yenye rangi mzuri Tatu napenda kutumia tena plastiki zilizopo badala ya kuzitupa mara moja kwa mfano chupa za plastiki ama vyombo vya plastiki ninavyovipata nyumbani Napenda kuvitumia tena kwa matumizi mengine kama kuhifadhi maji, kuhifadhi chakula au hata kufanya miradi ya nyumbani Hii huwa inasaidia kupunguza ongezeko la taka za plastiki na pia kuokoa pesa kidogo Hatimaye mara nyingi napenda kuelimisha wengine kuhusu kupunguza plastiki kama familia ama marafiki zangu ama madugu zangu Kwa sababu hatua za pamoja zinaweza kuwa za athari kubwa zaidi Kwa hivyo kwa kifupi mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa moja kubeba mifuko ya kitambaa kuepuka plastiki zisizo za lazima kutumia tena plastiki nilizo nazo na kuelimisha wengine kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki na jinsi ya kupunguza plastiki. Mimi naonelea kwamba njia hizi huwa zinafanya maisha yangu kuwa maisha bora kwa mazingira na kuchangia katika njia ndogo lakini zenye maana katika kulinda dunia ikiwa mzima kwa jumla.

Je, unapenda kutembea kwa miguu, ndiyo napenda sana kutembea kwa miguu na si kwa juu juu tu bali kwa dhati kabisa kutembea kwa miguu kwangu ni zaidi ya kusonga kutoka sehemu moja kuenda nyingine ni muda wangu, wa kuwa peke yangu, muda wangu, wakufikiria na wakati mwingine kujisikiliza mwenyewe mara nyingi nikitembea nahisi kama akili inatulia taratibu, mawazo yanapungua kelele na mwili unapata nafasi ya kupumua vizuri Kuna nyakati zingine ambazo natembea asubuhi mapema kabla dunia haijawaha haijawa na makelele mengi upepo wa asubuhi unapogusa uso wangu nahisi nguvu mpya zinaingia mwilini Nasikia sauti za ndege na watu wachache wakianza siku yao na hilo linanifanya nijiskie kama niko sehemu ya maisha Kwa njia ya utulivu kutembea wakati huo hunipa mwanzo mzuri wa siku Hata kama siku yenyewe itakuwa na mambo mengi sijali Pia napenda kutembea jioni baada ya siku ndefu, siku ya kazi ya mashughuli kutembea jioni hunisaidia kuachilia ule uchovu wa mawazo Si lazima niende mbali hapana Hata kutembea tu karibu na ninapoishi, hunitosha wakati huo napenda kutembea kutazama mazingira, kutazama miti, majengo au hata watu wanaopita Mara nyingine nakumbuka mambo ya zamani Mara nyingine napanga mambo ya kesho na wakati mwingine natembea tu bila kufikiria chochote na hilo lenyewe ni tiba kutembea kwa miguu pia kunanisaidia kiafya nahisi mwili unakuwa mwepesi, usingizi, unakuwa mzuri na hata hisia zinakuwa sawa sijilazimishi kutembea kwa kasi lakini napenda mwendo wa kawaida tu ule wa kufurahia safari yenyewe si mashindano ni safari tu yenye mimi najivinjari na naweza kutulia na kujifurahisha Kwa kifupi, mimi napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa amani ya moyo, afya ya mwili na muda wa kuwa na nafsi yangu Si kila kitu ni rahisi sana hapana, lakini kutembea kina faida kubwa sana Nikikosa kutembea kwa muda huwa najihisi kama kuna kitu ninachokosa kwa maisha yangu na hicho ndicho kinachonifanya nitembee ama kutembea kuwa sehemu muhimu sana kwa maisha yangu.

Unahifadhi data yako wapi? Ninapohifadhi data yangu napenda kufanya hivyo kwa umakini na mpangilio mzuri kwa sababu nimejifunza kuwa taarifa ni kitu cha thamani sana. Kwanza kabisa huwa nahakikisha kwamba nina nakala zaidi ya moja ya vitu vyangu muhimu. Siwezi kila kitu weka kila kitu sehemu moja tu kwa sababu ajali inaweza kutokea bila kutarajiwa na pia kifaa kinaweza kuharibika, kinaweza kupotea ama kushindwa kufanya kazi kwa ghafla. Kwa kawaida naeza sema kwamba nahifadhi data yangu muhimu kwenye kompyuta yangu binafsi, hasaa nyaraka za kazi, picha muhimu na maandishi ambayo siyatumii kila siku lakini yana maana kubwa kwangu. Kompyuta inanipa nafasi ya kupanga mafaili, kwa utaratibu, ninauwelewa na kuna jisikia huru kuyafikia wakati wote ule bila haraka. Mbali na hilo napenda pia kuwa na kifaa cha ziada cha kuhifatdhi taarifa zangu ambacho hukaa pembeni. Kifaa hiki hunisaidia sana sana pale ninapohitaji kuhifadhi nakala ya pili kila baada ya muda fulani nachukua muda wangu kuhamisha taarifa mpya. Ili nisije nikajikuta, nimepoteza kazi ama kumbukumbu muhimu. Hii imenisidia mara kadhaa hasa pale kifaa kimoja kiliponilitea shida. Pia kwa mambo ambayo nahitaji kuyafikia nikiwa sehemu tofauti napendelea kuyahifadhi kwenye huduma za mtandaoni zinazolinda taarifa za kwa siri. Na hii hunirahishia kazi palei ninapokuwa safarini ama niko mbali na nyumbani Kwa sababu najua taarifa zangu ziko salama na zinaweza kupatikana wakati wote ule kwa kifupi Mimi huhifadhi data yangu kwa njia ya tahadhari kwa kutumia zaidi ya sehemu moja nafanya hivi Kwa sababu sitaki kupoteza kazi niliyotumia niliotumia muda na nguvu nyingi kuiunda Kwa hivyo, kwangu kuhifadhi data si jambo la haraka haraka hapana ni sehemu ya nidhamu ya maisha na kazi zangu za kila siku.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau nikisikia tu harufu yake ikipikwa, moyo wangu hufurahi moja kwa moja. Napenda kula pilau hasa nikiwa nyumbani au nikiwa kwenye starehe za familia. Mahali ambapo watu wameketipa moja, wanacheka, na washa na wa, na wanashirikiana chakula kwa upendo. Pilau wangu si chakula tu ni tukio, lakini ladha yake pia hunivutia sana mchanganyiko wa mchele, nyama na viungo. Hulitaladha nzito lakini tulivu. Kila tonge linakuwa na latha yake ya kipeke, sika likupita kiasi wala si laini sana. Napenda zaidi pilau yenye nyama laini inayokatika kwa urahisi na mchele uliopikuwa vizuri bila kuwa uji. Ukiongezea kachumbari pembeni, ladha inakuwa kamili kabisa. Na kumuka mara ya kwanza kula pilau vizuri nilikuwa bado mdogo, ilikuwa kwenye sherehe ya kifamilia, hmm, labda harusi au siku kuu fulani, niliona watu wa kifurahia sana chakula na minikapewa sahani yangu, nilipoonja nilihisi kama nimegunduwa kitu kipya kabisa. Tangu hiyo siku pilau ikawa chakula chakipekee moyoni mwangu. Haikuwa chakula chakila siku na labda hilo ndilo lililo nifanya niwe na thamani zaidi kuli husu, nilielezwa kuhusu pilau na watu wa nyumbani hasa wazazi na jamaa Niliona jinsi ilivyo kue kipikuwa kwa subira, sufuria, ikifunikuwa, harufu, kienea, pole pole ilikuwa kama somo la uvumilivu kwa sababu pilau nzuri haipikwi kwa haraka inahitaji muda na umakini kama mambo mengi mazuri maishani mara ya mwisho ah nilikula pilau nilikula pilau haijapita muda mrefu sana ilikuwa siku ambayo nilitaka kujifurahisha kidogo baada wiki ndefu. Nilipokula nilihisi nimerudu nyumbani kihisia hata kama nilikuwa mbali na nyumbani chakula hiki hunipa faraja moyoni hunikumbusha familia na hunifanya nijisikie nimeridhika na nina amani kwa hivyo kwa kifupi pilau ni chakula ninachokipenda zaidi kwa sababu ya ladha yake, kumbukumbu zake, na hisia inazozileta. Kila ni napokula, siwezi kula haraka na kula taratibu, nikifurahia nikifurahia kila tonge kwa sababu kwangu ni chakula, ah, na nisehemu ya maisha yangu.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Nawezasema kwamba kila jioni kabla ya kulala, mimi napenda kujianda kwa utulivu na mpangilio ili usingizi uwe mzuri. Kwanza, napunguza, haraka, shughuli zote, zinazoitaji nguvu nyingi, ama mahasiliano ya kazi nikihakikisha akili yangu inapumzika. Mara nyingi na pumzika kidogo kwenye chumba na kisikiliza sauti ya utulivu au mandhari ya asili Jambo linalonisa mwili na akili Bada ya hapo napenda kujipanga kwa usingizi mzuri na hii ni pamoja na kuanda nguo za kuvalia kesho kweka simu mbali au kwenye mode ya kimya na mara nyingine kusoma kitabu kidogo au kuandika mawazo yangu kwenye daari yangu na hii hufanya akili isifanye kazi nyingi na kuniruhusu niingie usingizini kwa utulivu Pili mara nyingine napenda kufanya mazoezi madogo ya kupumua na kutafakari Hii hufanya hisia zangu, zikatulia na mwili wangu, kapata mapumziko kamili na nikama kupeleka akili na mwili kwenye hali ya kupumzika kabla ya usiku Hatimaye napenda kuangalia upya mambo mazuri ya siku na hii inaweza kuwa furaha dogo ya kazi ilioka milika mazugumzo mazuri na marafiki au jambololote ili naunifanya nijisikie furaha kwa hiyo siku na kwa wakati huo. Na hivyo kufanya hivi, kufanya naenda usingizini nikiwa na moyo safi na mwenye furaha ndani Kwa kifupi, kila jioni kabla kulala mime hujipanga kwa kupumzika, kupanga vitu vya kesho, kusoma ama kuandika Kuna kili kutafakari na kufurahia mambo mazuri yenya ymenijia kwa siku yangu na nijambo ambalo ina nisaidia kulala vizuri na kuamka nikiwa na nguvu ya kukabiliana na mambo ya siku na inayofuatili.

Unapata habari wapi? Habari mimi huzipata kutoka sehemu mbali mbali lakini napenda sana zile zinazonifikia kwa ki njia ya utulivu, na zinazo elekew eleweka vizuri. Am Kwanza kabisa napata habari kupitia redio. Redio kwangu bado ina nafasi kubwa sana. Na nikiwa nyumbani ama nikiwa nafanya kazi ndogo ndogo, napenda kuwasha redio naisikiliza habari za asubuhi ama jioni na sauti ya mtangazaji hunipa hisia ya ukaribu kama kuna mtu ananisimulia kinachoendelea nyu duniani pole pole bila haraka Pili, aa na napata habari kupitia simu yangu, hasaa kwa kusoma magazeti ya mtandaoni na kurasa za habari. Sipendi kila habari ninayoiona. Aa nachagua tu zile zile zile muhimu. Na napenda kusoma kwa utulivu, kuelewa kilicho tokea, sababu zake na hadhari zake kwa dunia nzima na kwa binadamu ama na kathalika. Sifurahii am habari za kushutua sana ama zile za kuchochea hofu, lakini napenda habari zinazonijenga ufahamu. Pia napata habari kupitia mazungumuzo na watu, mara nyingine nikizungumza na marafiki, familia au watu kazini, kuna jambo linatokea natunalijaz tunalijadili. Hapo dipo unapata mtazamo wa watu wengine, aa si habari peke yake, bali pia maoni yao. Hii hunisaidia kufikiria kwa upana zaidi na kuona mambo kwa macho tofauti. Kuna wakati pia napenda kuangalia televisheni hasaa vipindi vya habari jioni. Huwa nafanya hivi, sii kila siku bali pale napohisi naitaji picha kamili ya kinachoendelea, kuona sura za watu na kusikia sauti zao. Hii hunisaidia kuunganisha kile nilichosoma au kusikia na hali halisi. Cha muhimu zaidi, kwangu nikuchuja habari. Sii kila ninachosikia au kusoma, am nachukua muda kujiuliza kama habari ni ya kweli, ina manufaa gani na inanisaidia vipi kama mtu. Kwa kifupi mimi napata habari kupitia redio, kupitia simu, kupitia mazungumzo na watu, terevisheni na aa, simu yangu pia. Lakini zaidi ya yote, napenda kuzichuja na kuzichukua habari hizi kwa utulivu na ufaha.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali patulivu. Mahali ambapo akili inaweza kupumua bila presha. Mimi si mtu wa makelele mengi, wala misongamano, isioisha. Nikifika mahali penye utulivu, huwa nahisi kama moyo wangu, uko sawa, mawazo, yanapungua na naanza kujielewa vizuri zaidi Hapo ndipo najihisi niko nyumbani kihisia Napendelea sana maeneo ambayo yana mandhari ya asili mahali penye miti, mahali penye nyasi au hata sauti ya upepo, ikipita taratibu Nikikaa mahali kama hapo, hata bila kufanya chochote najisikia nimeridhika sana kuona rangi kijani, kusikia ndege au hata kunusa harufu ya udongo baada ya mvua hunipa amani ya ajabu. Ni kama mwili na akili vinakubaliana kuwa hapo ndipo panapofaa pia Napenda kuwa mahali ambapo sipo chini ya presha ya haraka mahali ambapo hakuna mtu anayenivuta, huku na kule, hakuna haraka ya kujibu kila kitu papo hapo Napenda mazingira yanayoniruhusu nifikirie, nipange mawazo yangu na nifanye mambo kwa mwendo wangu mwenyewe hapo ndipo nafanya kazi vizuri na pia napumzika vizuri kwa upande wa watu napenda kuwa mahali ambapo watu wachache lakini wanaeleweka si lazima iwe peke yangu kabisa lakini napenda kuwa na watu ambao hawapigi kelele sana, wana heshima na wanaelewa mipaka. Mahali ambapo unaweza kukaa kimya bila kuulizwa maswali mengi au kuzungumza kwa utulivu bila kushindana sauti. Nyumbani pia ni sehemu ninayoipenda sana hasa ikiwa ina hewa safi, imepangwa na ina mwanga mzuri. Nikikaa nyumbani kwangu, nikiwa na utulivu, naweza kusoma, naweza kufikiria, naweza kusikiliza muziki taratibu na hata kukaa tu kimya. Nyumba kwangu, si kuta tu ni mahali pa kurejesha nguvu. Kwa hivyo kwa kifupi ningesema kwamba, napenda kuwa mahali patulivu penye mandhari nzuri, pasipo presha na penye hali ya amani. Hapo ndipo nahisi mimi halisi, ndipo napata nguvu mpya na ndipo maisha yanakua na ladha yake ya ukweli.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea haikuwa ya gharama kubwa sana lakini ilikuwa na maana kubwa moyoni mwangu ilikuwa ni saa ya mkononi niliopewa na mtu wa karibu sana na alikuwa mpenzi wangu wa zamani kidogo nilipopewa ile saa sikuiona tu kama kifaa cha kuangalia muda ila niliona kama ishara ya upendo, ishara ya kujaliwa na ishara ya kunithamini kama mtu. Nakumbuka vizuri siku niliopewa zawadi hiyo. Haikuwa siku ya sherehe kubwa wala. Haikuwa siku niliokuwa natarajia chochote. Ilikuwa tu siku ya kawaida tu. Nilipewa ile zawadi kwa tabasamu bila makelele, bila maneno mengi. Lakini ndani ya ile saa kulikuwa na ujumbe mzito sana. Ilikuwa kama kuniambia nakuona nakujali na najua muda wako ni wa thamani. Nakumbuka kilichonifanya niipende zaidi ni kwamba mtu aliyenipa, alijua tabia zangu kwa adili alijua mimi ni mtu wa kupenda muda alijua napenda kupanga mambo yangu na kunieshimu ahadi hivyo ile saa ilinikaa vizuri kabisa, sio tu mkononi bali pia moyoni, kila nilipoivaa, nilikumbuka maneno machache alioniambia siku ile, na ilinipa nguvu ya kuendelea mbele, sio kila saa nilivaa, sio kila siku nilivaa ile saa, lakini kila nilipoivaa nilijisikia kama nimebeba sehemu ya kumbukumbu nzuri ilinikumbusha pia kuwa Zawadi nzuri si lazima iwe kubwa au ya kuonekana sana zawadi nzuri ni ile inayokugusa ndani, inayokufanya ujisikie umeeleweka na kuthaminiwa hadi wa leo naeza sema kwamba ile saa bado ipo imechakaa kidogo angalau lakini ina alama za muda Lakini sijaacha kuithamini kwa sababu kila alama ile ilio kwenye ile saa inaniambia nimeishi Nimepitia nyakati tofauti na bado ninasonga mbele na kila ninapoiangalia ile saa nakumbuka yule alienipa ile hisia niliopata ile siku Kwa kifupi zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni ile ilionifanya nijisikie mwenye kupendwa nijisikie mwenye kueleweka na nijisikie mwenye kukumbukwa na hiyo Kwangu ni thamani kubwa kuliko kitu chochote cha gharama.

Napenda kuamka na jua au kulala mapema Naeza sema kwamba napenda sana kuamka na jua hata kama kulala mapema na kuamka mapema huwa vinaendana Kwangu kuamka na jua kuna ladha yake ya kipekee ile mwanga wa kwanza unapochomoza hewa ikiwa bado ni tulivu na dunia ikiwa haijaanza mbio zake za kila siku huwa inanifanya nijiskie niko hatua moja mbele ya siku Ninapoamka na jua nahisi kama nimepewa mwanzo mpya, akili yangu, huwa bado iko safi, haijajaa mawazo mengi, na mwili wangu unakuwa mwepesi, napenda kukaa kimya kwa dakika chache, hata kabla sijaanza shughuli zozote naweza kusikiliza sauti za asubuhi, kama ndege, au upepo mdogo, na hapo ndipo na hisi amani ya kweli. Ni wakati ambao nahisi niko na mimi mwenyewe bila presha ya mtu yeyote. Kuamka na jua hunisaidia pia kupanga siku yangu vizuri na kupata muda wa kufikiria kile nitafanya ni nini, ni cha muhimu na ni nini kinaweza kusubiri. Siwezi kusema, kila siku ni rahisi, kuna siku mwili unahisi uzito, kuna siku, lakini hata siku hizo, lakini hata siku hizo kuamka mapema. Hunipa nafasi ya kujiweka sawa pole pole bila haraka. Sipendi kuamka nikiwa nachelewa hapana, moyo wangu ukipigwa kasi na akili ikiwa kwenye msukosuko. Pia, kuna furaha fulani ya kuona dunia ikianza kuamka. Watu wachache, wako barabarani, hewa bado ni safi, na mwanga wa jua uko laini Wakati huo hunifanya nijiskie mwenye matumaini ni kama siku inanialika nianze safari yake kwa utulivu sio kwa msukumo, hata kazi zinapoanza baadaye huwa najiskia tayari zaidi kuliko siku ambazo ninaamka nikiwa nimechelewa Kwa kweli kwamba ili kuamka na jua kulala mapema husaidia Sijipingi na kelele nyingi usiku huwa napenda usiku wa utulivu ili asubuhi uwe nyepesi na hilo linanisaidia kuwa na mzunguko mzuri wa maisha ambapo mwili na akili vinaelewana Sioni kama ni kujinyima naona kama ni kujijali Kwa kifupi naeza sema kwamba napenda kuamka na jua kwa sababu hunipa amani, hunipa mwanzo mzuri wa siku na muda wa kuwa na nafsi yangu Kwa hivyo huo muda wa asubuhi kwangu ni kama zawadi ndogo ya kila siku na ukipotea siku bado inaendelea lakini inapokuwepo siku inakuwa na ladha tofauti.

Muziki gani unaousikiliza mara nyingi? Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni muziki wenye utulivu na wenye ujumbe. Mimi si mtu wa kelele nyingi. Kwa hivyo, napenda muziki unaonifanya nitulie na nifikirie. Na mara nyingi, napenda nyimbo zenye maneno yanayoeleweka maneno yanaogusa maisha ya kawaida, mapenzi, safari ya maisha, au changamoto tunazozipitia kila siku. Muziki kwangu si wa kupitisha muda tu ni kama rafiki anayeniketi karibu na kunizungumzia pole pole Napenda sana muziki wa kiafrika hasa ule unaobeba hadithi. Kuna nyimbo ninapozisikiliza najiona niko ndani yake. Maneno yananikumbusha nyakati nilizozipitia watu niliokutana nao na maamuzi niliyowahi kufanya wakati mwingine nikiwa nimechoka au mawazo yamenizidi nawashwa muziki huo taratibu alafu nakaa kimya nikiusikiliza pole pole moyo unakuwa mwepesi ni kama mzigo unaopungua na pia napenda muziki wa zamani kidogo ule ambao haukuwa na haraka nyimbo ambazo zilitungwa kwa subira sauti zikiwa wazi na ala zikipigwa kwa hisia nikisikiliza muziki wa aina hiyo ule wa zamani kidogo nahisi ni kama nimerudi nyuma kidogo kwenye wakati mahali ambapo mambo yalikua rahisi na watu walizungumuza zaidi Kwa hisia kuliko makelele kama muziki wa kisasa. Muziki huo huo unanipa faraja sana hasa jioni ama usiku na pia kuna nyakati nyingine napenda kusikiza muziki wa kuchangamsha moyo hasa nikiwa nafanya kazi au nikisafisha nyumba Sio kelele bali muziki unaonipa nguvu, utaratibu hunifanya nihisi niko hai na ninaendelea mbele. Lakini hata hapo bado unachagua ule wenye maneno mazuri na midundo isiochosha masikio muziki pia hunisaidia kukaq na nafsi yangu. Kuna siku sitaki kuzungumza na mtu yeyote sitaki kelele nataka tu muziki na muziki huo hunielewa hunifanya nikumbuke kuwa si lazima kila kitu kiwe sawa leo lakini bado maisha yanaendelea Hilo ni jambo kubwa sana kwangu. Kwa kifupi naeza sema kwamba muziki ninaousikiliza mara nyingi ni ule unaonipa utulivu, faraja na nguvu ya ndani. Nachagua muziki, unaonigusa moyoni, unaonifanya nifikirie na unaonisaidia kuwa mimi. Na muziki kwangu ni sehemu ya maisha. Si kitu cha pembeni, nikikosa muziki kwa muda nahisi ni kama kuna kitu kimenyamaza ndani yangu na kinahitaji kutatuliwa.